Ninapendelea zaidi mfumo wa iPhone, iOS, kwa sababu ya upendeleo huu haiko tu kwenye jina au umaarufu wa kifamu. Bali, iko kwenye uzowefu wa jumla. Unaonifanya, nijisikie, nikiwa na kifaa salama, dhabiti na kinacho nisaidia kufanya mambo yangu kwa ufanisi mkubwa. Kwanza kabisa, iPhone inanivutia kwa sababu ya usalama wake wa hali ya juu, kwani mfumo wa iOS umejengwa kwa kuzingatia faraga ya mtumiaji najisikia huru zaidi kutumia simu yangu bila hofu kubwa ya data yangu kuvuja au kudukuliwa kwa sababu apo uweka vikwazo vikali kwenye programu, ruhusa na matumizi ya taarifa binafsi. Hili ni jambo muhimu sana kwangu hasa katika dunia ya sasa ambapo taarifa binafsi zinaweza kutumiwa vibaya kwa urahisi. Zaidi ya hilo napenda iPhone kwa sababu ya utulivu na ufanisi wa mfumo wake ambapo simu haichoki haraka. Haikwami mara kwa mara. Na hata baada ya kuitumia kwa muda mrefu. Bado inafanya kazi kwa mwendo mzuri na wakuaminika. Mfumo wa IOS pia una mtiririko mzuri wa matumizi ambapo kila kitu kiko mahali panapo eleweka. Na hii unisaidia kuokoa muda na kupunguza msongo wa mawazo ninapo tumia simu kufanya kazi au shuguli za kila siku. Pia, iPhone inanivutia kwa sababu ya muunganiko wake mzuri na vifaa vingine vya kiteknolojia, kama vile kompyuta, earphones na vifaa vya kuhifadhi taarifa. Muunganiko huu unifanya nifanye kazi kwa urahisi zaidi, kwa mfano kuhamisha faili, picha, au taarifa bila usumbufu mkubwa. Hili linaongeza ufanisi wangu na kunifanya nijisikie kama nina mfumo moja uliuounganishwa vizuri badala ya vifaa vinavyo fanya kazi kivyake. Haitha napenda sana jinsi iPhone inavyo dumisha ubora wa muda mrefu kwani hata simu ya iPhone ilio tumika kwa miaka kadhaa bado hupata masahisho ya mfumo. Jambo linaloifanya ibaki salama na kisasa kulinganisha na mifumo mingine ambayo huachwa mapema. Hii inanifanya nione iPhone kama uwekezaji wa muda mrefu. Si kifaa cha kutumia kwa muda mfupi kisha kukitupa. Kwa upande wa matumizi ya kila siku, iPhone inanifanya nijisikie nimepangwa na mwenye nidhamu kwa sababu ya urahisi wa kupanga ratiba. Kukumbushwa majukumu, kuwasiliana kwa njia safi na kutumia programu muhimu bila usumbufu wa matangazo mengi au programu zisizo na mpangilio. Pia napenda muonekano wa mfumo wake ambao si rahisi safi ambao ni rahisi safi na wenye mvuto wa kitaaluma. Jambo linalo endana na hulka yangu ya kupenda vitu vilivyo na mpangilio wa amani. Kwa ujumla, napendelea mfumo wa iPhone. Kwa sababu, unanipa usalama, utulivu, ufanisi na uzoefu wa kipekee, unawonifanya nitumie teknolojia kwa njia ya busara na yenye tija. Badala ya kunisumbua au kunipotezea muda. Mfumo huu umejijenga kwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku. Ukiniwezesha kuwasiliana, kupanga, kujifunza na kufanya maamuzi kwa ufanisi zaidi. Na ndiyo maana unabaki kuwa chaguo langu la kwanza katika maisha yangu ya kila siku.

Ndiyo, napenda sana mvua, na mapenzi yangu kwa mvua haishi tu kwenye ukweli kwamba hunyeshea ardhi maji, bali yanayo tokana na hisia. Maana na mchango mkubwa ambao mvua inaleta katika maisha ya mwanadamu na mazingira kwa ujumla. Kila mara mvua inaponyesha, huhisi kama kuna upya fulani unaingia duniani. Kana kwamba asili inajisafisha na kwanza upya. Harufu ya udongo baada mvua hunipa utulivu wa kipeke. Hunikumbusha maisha ya kawaida ya vijijini, mashambani na uhusiano wakaribu kati ya binadamu na mazingira. Mvua hunifanya ni hisi amani moyoni hupunguza joto kali, kelele zisizo la lazima na wakati mwingine hata msongo wa mawazo. Kwani sauti yake inapodondoka ardhini juu ya pa kuwa kama muziki wa asili unao tutuliza akili. Zaidi ya hilo, napenda mvua kwa sababu ni ishara ya baraka au uhai. Hasa kwa wakulima na watu wanao tegemea kilimo kwani bila mvua, hakuna chakula, hakuna mavuno na maisha yangekua magumu zaidi. Mvua hunifanya nitambue jinsi binadamu alivyo mdogo mbele ya nguvu za asili. Na hunifundisha unyenyekevu na subira. Kwa sababu, hatuwezi kuilazimisha ije au iondoke kwa wakati utunaotaka. Pia napenda mvua kwa sababu hunipa muda wa kutafakari, kukaa kimia, kupanga mawazo yangu na kujiangalia ndani zaidi. Hasa inaponyesha jioni au usiku ambapo dunia hutulia na shughuli nyingi husimama kwa muda. Ingawa mvua wakati mwingine, huleta changamoto kama baridi, matope, au kuchelewesha mipango, bado, na amini, faidha zake ni kubwa kuliko hasara. Kwa sababu, huleta uhai, huimarisha mimea, hujaza mito, na maboa, na kusaidia viumbe hai kuendelea kuishi. Kwangu, mvua si tu hali ya hewa, bali ni ujumbe wa matumaini, uvumulivu na mzunguko wa maisha. Unaonifundisha kuwa baada ya ukame, tabu au kipindi kigumu, bado kuna uwezekano wa upya, ukuwaji na neema. Ndiyo maana, kila mvua inaponyesha, huipokea kwa moyo mkunjufu, shukurani na heshima kubwa kwa asili. Kwa sababu, najua bila mvua maisha kama tunavyojua ya singe kuwepo.

Nina uhusiano mzuri sana na wazee wangu. Uhusiano ulio jengwa juu ya heshima, mawasiliano ya wazi na kuelewana. Tangu nikiwa mdogo, nilifundishwa kuthamini nafasi ya wazee katika familia na jami kwa ujumla. Na hilo limekua msingi imara wa mahusiano yangu nao. Huwa nawatazama kama nguzo muhimu za maisha yangu. Watu wenye uzoefu mkubwa ambao wamepitia mengi na wanahekima ya kuniongoza husiano huu hunipa hisia ya usalama na mwelekeo kwa sababu najua kuwa kuna mtu ninaoweza kuwategemea kwa ushauri na msaada wakati wowote. Kila ninapokuwa na nafasi ya kuzungumza na wazee wangu. Ujitahidi kusikiliza zaidi kuliko kuzungumza. Hadithi zao za maisha changamoto walizo kutana nazo na namna walivyo shinda vizingiti hunifundisha masomo ambayo si rahisi kuyapata kwenye vitabu au mitandaoni. Kupitia mazungumzo hayo nimejifunza thamani ya subira bidii na kuwa na msimamo katika maamuzi ya maisha. Uzoefu wao hunisaidia kuona mambo kwa mtazamo mpana zaidi na kunisaidia kuepuka makosa ambao wao tayari wamewahi kuyapitia. Heshima ni nguzo kuu katika uhusiano wangu na wazee wangu. Ninajitahidi sana kuwaonyesha heshima kwa maneno na matendo. Iwe ni kwa kuwasikiliza kwa makini, kufuata ushauri wao au kuwasaidia pale wanapo hitaji msaada, hata pale ninapokuwa na mtazamo tofauti, ujitahidi kueleza mawazo yangu kwa unyenyekevu bila kwa dharau au kwa njia heshima. Njia hii imenisaidia kudumisha uhusiano wa amani na kuelewana hata katika hali ambazo kuna utofauti za kizazi au mitazamo. Uhusiano wangu na wazee wangu pia umeimarishwa na mshikamano wa kifamilia. Tunapokutana katika hafla za kifamilia au shughuli za pamoja nahisi furaha kubwa kuona jinsi wanavyo furahia uwepo wetu wa jinsi wanavyo thamini umoja wa familia. Nyakati hizi hunikumbusha umuhimu wa kushikamana kama familia na kuendeleza maadili mema kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Wazee wangu mara nyingi hutukumbusha historia ya familia jambo linalo lifanya nijione kama sehemu ya safari ndefu ya maisha yenye maana. Kihisia, uwepo wa wazee wangu katika maisha yangu hunipa faraja na utulivu. Kujua kuwa wako pale kunisikiliza, kunitia moyo na kuniombea hunipa nguvu ya kukabiliana na changamoto za maisha ya kila siku. Wakati mwingine hata maneno yao machache tu hunitosha kunirudishia matumaini na kunipa ari ya kuendelea mbele. Uhusiano huu hunifanya nijisikie kupendwa na kuthaminiwa jambo ambalo ni muhimu sana kwa ustawi wa moyo na akili. Zaidi ya hayo yote uhusiano wangu mzuri na wazee wangu umenifundisha kuwajibika na kufikiria maisha ya badaye. Ninapoona jinsi wanavyo thamini familia maadili na umoja hunifanya nitafakari ni aina gani ya mzee ningependa kuwa siku zijazo. Hii hunipa motisha ya kuishi maisha yenye nidhamu, heshima na kujali wengine ili nami niweze kuwa mfano mzuri kwa wazazi vijavyo kama walivyo kwangu. Kwa ujumla, ninaona uhusiano wangu na wazee wangu kama baraka kubwa katika maisha yangu. Ni uhusiano unaonilea kiakili, kihisia na kimaadili na kunipa mzizi imara ya kunisaidia kusimama imara katika dunia ya leo enye changamoto nyingi. Kupitia wao, nimejifunza kuwa mafanikio ya kweli, si mali au hadhi pekee bali ni kuwa na mahusiano mazuri, heshima na upendo wa dhati.

Ninaenda hospitali karibu kila mwezi kwa mwaka. Mzima kwa ajili ya matibabu kwa sababu nina changamoto ya kiafya, ya njia ya mkojo. Hii imekuwa sehemu ya ratiba yangu ya maisha. Na nimejifunza kuikubali kama jukumu muhimu la kujitunza kiafya. Kwangu, kuenda hospitali ni ishara ya udhaifu. Si ishara ya udhaifu, bali ni hatua ya uwajibikaji. Kwa sababu, afya njema ndio msingi wakufanya mambo mengine yote maishani. Kama masomo, kazi na mipango ya baadae, kila ninapoenda hospitali, huwa najikumbusha kuwa nafanya jambo sahihi kwa mwili wangu. Kutokana na hali hii, nimejenga uhusiano mzuri na wahudumu wa afya, wanao nihudumia mara kwa mara. Wana nifahamu na hilo hunifanya nijiskie huru kueleza ninachopitia bila hofu au aibu. Kila ziara hunipa nafasi ya kufuatilia maendeleo ya afya yangu. Kupima hali ilivyo na kuhakikisha kuwa ninaendelea vizuri. Hali hii imenisaidia kuwa na uelewa mkubwa zaidi. Kuhusu mwili wangu na namna unavyo itikia matibabu. Kuhudhuria hospitali kila mwezi pia, kumeimarisha nidhamu yangu katika kupanga muda. Huwa napanga shughuli zangu mapema nikijua kuwa nina siku maalumu ya kuhudhuria matibabu. Hii imenifanya nijifunze kupanga vipau mbele kwa kuepuka kupuuza maswala ya afya, kwa kisingizio cha kuwa na shughuli nyingi. Kwa kufanya hivyo, nimegundua kuwa inawezekana kabisa kusawazisha majukumu ya maisha na uangalizi wa afya bila migongano mikubwa. Kisaikolojia, hali ya kuenda hospitali mara kwa mara, imenifundisha uvumilivu na subira. Si rahisi kila wakati, hasa pale unapohisi umechoka au ungetamani kuwa huna haja ya ziara hizo za mara kwa mara. Hata hivyo, nimejifunza kuwa na mtazamo chanya na kuona kila ziara kama hatua moja zaidi kuelekea afya bora. Mtazamo huu umenisaidia kuepuka msongo wa mawazo na kukubali hali yangu kwa amani. Kifedha pia, ziara za kila mwezi hospitalini, zimekuwa somo la uwajibikaji. Nimejifunza kupanga matumizi yangu, nikijua kuwa afya ina gharama zake. Hii imenifanya niwe makini zaidi katika matumizi mengine na kutambua kuwa. Hakuna kitu cha thamani kuliko afya. Uelewa huu, umebadilisha kabisa mtazamo wangu kuhusu pesa na matumizi ya kila siku. Kijamii, hali hii imenifanya niwe na huruma zaidi kwa watu wengine wanao pitia changamoto za kiafya. Ninapo kutana na mtu anae lalamikia ugonjwa au matibabu ya mara kwa mara. Huwa namwelewa kwa undani, kwa sababu nimekuwa kwenye hali kama hiyo. Hii imenifanya niwe mtu wa kusikiliza, kutoa moyo na kuhimiza wengine wasikate tamaa wanapokutana na changamoto za kiafya. Kwa ujumla, kuenda hospitali kila mwezi kwa sababu ya shida hiyo, kumeathiri maisha yangu kwa namna nyingi. Lakini kwa kiasi kikubwa kumejenga utu wangu. Kumenifanya niwe mtu mwenye nidhamu, anayejali afya. Mwenye subira na mwenye mtazamo chanya juu ya maisha. Ingawa si hali ambayo mtu yeyote angependa kuwa nayo. Nimeamua kuiona kama sehemu ya safari yangu ya maisha. Na kuitumia kujifunza, kukua na kuwa bora zaidi kila siku.

Wakati ninapokutana na mgogoro na mtu jambo la kwanza kabisa ninalofanya ni kujitahidi kuthibithi hasira zangu. Ninaamini kuwa hasira ikiachwa ichukue nafasi huongeza tatizo badala ya kulitatua. Kwa hiyo, hujipa muda wa kupumua kufikiria kwa utulivu na kujikumbusha kuwa lengo si kushinda mabishano bali kupata suluhisho. Kujidhibiti kunanisaidia kuepuka kusema maneno ambayo yanaweza kuumiza au kuharibu uhusiano kwa muda mrefu. Baada ya kudhibiti hasira, hujaribu kumwelewa mwenzangu kabla ya kujitetea. Ninasikiliza kwa makini kile anacho sema hata kama sikubaliani nacho. Kwa sababu naamini kila mtu ana mtazamo wake unaotokana na mazingira au hisia alizo nazo. Kusikiliza hunisaidia kuona chanzo halisi cha mgogoro na kutofautisha kati ya tatizo lenyewe na hisia zilizo chechea hali hiyo. Mara nyingi nimegundua kuwa migogoro mingi hutokana na kutoelewa badala ya nia mbaya. Ninapohisi kuwa mazungumzo yanachukua mwelekeo wa joto sana. Siogopi kuchukua hatua ya kusitisha mjadala kwa muda. Kujiondoa kidogo kunanipa nafasi ya kutulia na kumpa mwenzangu muda wa kufanya hivyo pia. Hii huzuia mgogoro kugeuka kuwa ugomvu mkubwa au matusi bada ya kila mmoja kutulia huwa rahisi zaidi kurudi kwenye mazungumzo ya heshima na yenye tija. Katika kutatua mgogoro, hujitahidi kutumia lugha ya heshima na unyenyekevu. Badala ya kulaumu au kushambulia, hujielezea kwa kutumia maneno yanayoonyesha hisia zangu bila kumdhalilisha mwenzangu kwa mfano. Na uweza kusema jinsi jambo fulani lilinifanya nijisikie badale ya kusema yeye ndiye chanzo cha tatizo. Njia hii husaidia kupunguza ulinzi wa mwenzangu na kufungua mlangu wa maelewano. Pia, hujithamini binafsi wakati wa mgogoro. Hujiuliza kama nina makosa au mchango wowote katika tatizo lililotokea. Kama nimekosea, niko tayari kukubali na kuomba msamaha bila kujitetea sana. Ninaamini kuwa kuomba msamaha si udhaifu, bali ni ishara ya ukomavu na nguvu ya kimaadili. Hatua hii, mara nyingi huleta nafuu mkubwa na kusaidia kurejesha uhusiano. Kwa migogoro inayohusisha kazi au mazingira ya kijami, hujaribu kuangalia suluhisho la kati linalonufaisha upande zote. Sijikiti tu kwenye kile ninachotaka, bali pia kuangalia mahitaji na matarajio ya mwezangu. Mtazamo huu wa kushirikiana hunisaidia kujenga uhusiano wa kudumu na kuzuia migogoro ile ile kujirudia siku zijazo. Kwa ujumla, kuthibiti hasira wakati wa mgogoro. Kumejenga tabia yangu ya kuwa mtu mtulivu, mwenye busara na anayeheshimu wengine. Nimejifunza kuwa amani ya moyo ni ya thamani kuliko kushinda hoja. Kwa kuchagua utulivu, mazungumzo ya heshima na uelewa, nimeweza kutatua migogoro mingi kwa njia nzuri na kudumisha mahusiano yenye afya katika maisha yangu ya kila siku.

Utaratibu wangu wa kahawa ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu ya kila siku. Hasaa asubuhi ni ninapoanza siku. Mimi ni mtu wa kahawa zaidi kuliko chai. Na kahawa ninayopenda sana ni kapuchino. Kila siku ninapoamka moja ya mawazo ya kwanza kabisa yanayopita akilini mwangu ni kuandaa kapuchino yangu. Harufu ya kahawa inapochemka, hunipa hisia ya utulivu. Na kunifanya nijisikie kama siku inaanza rasmi. Huo ni wakati ambao ninajipa nafasi ya kuwa peke yangu, kutulia na kujiandaa kisaikolojia kwa majukumu ya siku. Ninapoandaa kapuchino yangu, hufanya hivyo kwa umakini mkubwa kana kwamba ni ibada fulani ya kibinafsi. Huanza kwa kuchagua kahawa bora nilionayo. Kisha huandaa maziwa kwa uangalifu ili kupata povu laini linalofaa cappuccino nzuri. Jambo la kipekee zaidi katika kahawa yangu ni kuongeza tangawizi. Tangawizi hunipa ladha ya kipekee na pia hunifanya nijisikie mwenye nguvu zaidi. Najua kuwa tangawizi ina faida kiafya. Hivyo ninapoiongeza huhisi kama nachanganya raha na afya kwa wakati mmoja. Wakati wa kunywa wa cappuccino yangu, siharakishi huwa ni muda wa kutafakari kupanga siku au hata kusikiliza muziki kwa sauti ya chini. Kikombe cha kahawa hunisaidia kuamka vizuri, kunifanya niwe makini na kunipa nguvu ya kuanza kazi au shughuli za siku. Mara nyingi huhisi kuwa mawazo yangu, huwa wazi zaidi baada ya kunywa kahawa na hata maamuzi madogo huonekana rahisi kuyafanya. Kwa hiyo, kahawa kwangu si kinywaji tu, bali ni kichocheo cha akili. Nimegundua pia nikikosa kunywa cappuccino asubuhi hali yangu hubadilika huwa najisikia kama kuna kitu muhimu kimekosekana kwenye ratiba yangu. Wakati mwingine naweza kujisikia mchovu, kukosa hamasa au hata kuwa na hisia kutokamilika kwa siku. Hii inanifanya nitambue jinsi utaratibu huu ulivyojijenga ndani yangu kwa muda mrefu. Si kuamba siwezi kuendelea bila kahawa, lakini uwepo wake hunifanya nijisikie vizuri, zaidi na mwenye mpangilio. Utaratibu huu wa kahawa pia, umenifundisha nidhamu na kujithamini, kujitengenezea cappuccino kila asubuhi, ni njia yangu ya kujipa zawadi ndogo, kabla ya kukabiliana na changamoto za siku. Ni ishara kwamba ninajali muda wangu, mwili wangu na akili yangu. Hata siku ninapokuwa na shughuli nyingi, hujitahidi kutenga dakika chache kwa ajili ya kikombe changu cha kahawa. Kwa sababu najua utanisaidia kuanza siku kwa mtazamo chanya. Kahawa yangu ya asubuhi pia imekuwa sehemu ya utambulisho wangu. Watu wanaonifahamu vizuri wanajua kuwa asubuhi bila cappuccino yangu si asubuhi kamili kwangu. Wakati mwingine hunifanya nione jinsi tabia ndogo zinaweza kuwa na nafasi kubwa katika maisha ya mtu. Kikombe kimoja cha kahawa kinaweza kuathiri hali ya moyo mtazamo wa siku na hata namna ninavyowasiliana na watu wengine. Kwa ujumla, utaratibu wangu wa kunywa kapuchino, yenye tangawizi asubuhi, ni zaidi ya kunywa kinywaji. Ni muda wa kujijenga, kutafakari, na kujiandaa kwa siku mpya. Hata ninapojisikia vibaya nikikosa kunywa, hiyo hunikumbusha umuhimu wa kuwa na ratiba inayonipa utulivu na nguvu. Kahawa kwangu ni mwanzo wa siku, chanzo cha faraja na sehemu ndogo lakini muhimu ya maisha yangu kila siku.

Ndiyo. Napenda sana kuogelea na shughuli hii ni moja ya mambo yanayo nipa furaha na utulivu mkubwa wa mwili na akili. Kuogelea hunifanya nijisikie huru. Kama vile nimeachilia mizigo yote ya mawazo na msongo wa maisha za kila siku. Kila ninapopata nafasi ya kuingia majini, iwe ni bwawani, mtoni au hata baharini kwa siku zijazo. Huhisi mwili wangu unapata pumziko la kipekee. Maji hunipa hisia ya upole na amani ambao ni vigumu kuipata katika shughuli nyingine nyingi. Napenda kuogelea pia kwa sababu ni mazoezi kamili ya mwili. Wakati niko majini, karibu kila sehemu ya mwili wangu inashiriki kufanya kazi. Kuanzia mikono, miguu, mgongo, hadi pumzi. Hii hunisaidia kuimarisha misuli bila kuumiza viungo, tofauti na mazoezi mengine mazito. Baada ya kuogelea, huhisi uchovu mzuri unao ambatana na kuridhika. Nikijua kuwa nimefanya jambo lenye manufaa kwa afya yangu ya mwili. Kiakili kuogelea hunisaidia sana kupunguza msongo wa mawazo. Mawazo yanapokuwa mengi na nikiwa nimechoka kutokana na kazi na majukumu kuingia majini hunifanya nijitenganishe na kelele za inje. Sauti ya maji, mwendo wa mwili ndani ya maji na pumzi zinazo pangwa hunileta katika hali ya kutafakari bila hata kujitahidi. Mara nyingi hutoka majini nikiwa na mawazo mapya na mtazamo chanya zaidi kuhusu changamoto nilizo kuwa nazo. Kuogelea pia kuna nifundisha nidhamu na subira. Si kila wakati mwili unakuwa na nguvu sawa. Na kuna siku ambazo lazima ujilazimishe polepole bila kukata tamaa. Hii hunisaidia hata katika maisha ya kawaida kwa sababu, najifunza kuwa mafanikio hayaji kwa haraka kila wakati bali kwa muendelezo na uvumilivu. Kila hatua ndogo ndani ya maji hunikumbusha umuhimu wa kuendelea mbele hata kama kazi si ni ndogo. Kijamii, kuogelea kunaweza kuwa shughuli ya kufurahisha sana unapofanya pamoja na wengine. Ingawa naweza kufurahia kuogelea peke yangu. Pia napenda wakati wa kuogelea na marafiki au watu ninawafahamu. Hii huimarisha mahusiano, huleta vijiko, vicheko na kuunda kumbukumbu nzuri. Maji hua kama daraja linalo waunganisha watu bila kujali tofauti zao. Sababu nyingine inayofanya nipende kuogelea ni hisia ya usafi na uhai ninaopata baada ya kumaliza. Baada ya kutoka majini na kuoga, huhisi kama mwili wangu umefanywa upya. Hata usingizi wangu huwa mzuri zaidi na mwili hujisikia mwepesi. Ni kama tiba ya asili inayofanya kazi bila dawa kwa kutumia tu maji na muenendo wa mwili. Kwa ujumla, kuogelea kwangu si burudani tuu bali ni sehemu ya mtindo wa maisha ninaoupenda hunijenga kimwili, kiakili na hata kijamii. Kila ninapopata nafasi ya kuogelea uhisi kama nimejipa zawadi ya thamani kwa mwili na nafsi yangu. Ndiyo maana nasema kwa uhakika kuwa napenda kuogelea na ningependa kuendelea kufanya hivyo mara kwa mara kadri maisha yanavyoniruhusu.

Kuweka afya yangu kuwa nzuri, ni jambo ambalo, ninaichukulia kwa uzito mkubwa. Kwa sababu, ninaamini kuwa afya njema ndiyo msingi wa maisha mazuri na yenye tija. Kila siku, ninajitahidi kufuata mtindo wa maisha, unaohusisha mwili, akili, na lishe vizuri, ili kuwakikisha, ninaendelea kuwa na nguvu na udhabiti wakiafya. Siku yangu huwanza kwa mazoezi madogo au makubwa, kama vile kuenda kwenye jim asubui au kufanya mazoezi ya kupumua na mwendo wa mwili. Kwa sababu, hii unisaidia kuongeza nishati, kuimarisha misuli na kuweka moyo wangu katika hali nzuri. Pia uchukua munda wa kutafakari au kufanya meditation. Jambo linaloongeza afya na akili na kupunguza msongo wa mawazo. Lishe yangu pia ni sehemu muhimu ya utaratibu wangu wa kiafya. Ninajitahidi kula chakula chenye virutubisho vyote muhimu. Nikijumuisha protini, wanga, mafuta mazuri na vitamini kutoka kwenye matunda na mboga. Kwa mfano, mara nyingi hula samaki, nyama nyeupe, na mboga mbali mbali ambazo husaidia mwili wangu kudumisha nguvu na kinga cha afya. Pia hula chakula cha asili, kinachosaidia mwili kuendelea vizuri. Kama vile, viazi vitamu, mrenda, na matunda kama embe na limao. Kila kitu nachokwenda mdomoni kwa mwangu kinakua na lengo la kuwakikisha mwili unapata nishati ya kutosha na kinga didhi ya magonjwa. Kunywa maji kwa wingi pia ni sehemu muhimu ya kuwakikisha afya yangu inabaki nzuri. Ninajitahidi kunywa karibu lita tatu za maji kila siku. Jambo linalosaidia mwili wangu kuendelea kuwa hydrated, kuondoa sumu zinazo kusanyika na kuboresha mfumo wa mmengenyo wa chakula. Kila wakati napohisi kiu napima kama nimepata kiwango cha kutosha cha maji ili kuwakikisha mwili wangu haukosi maji yanayo itajika kwa shuguli za kila siku. Kupumzika na usingizi mzuri ni jambo jingine ambalo ninalitilia mukazo ili kudumisha afya nzuri. Ninaelewa kuwa mwili hauwezi kufanya kazi kwa ufanisi ikiwa haupati usingizi wa kutosha. Kwa hivyo, huchukua muda wa kulala masaa nane kila siku. Usingizi huu unisaidia kurekebisha nguvu za mwili wa siku nzima. Pia hufanya akili yangu iwe safi na kuweza kufanya maamuzi sahihi bila kukosa tahadari. Vile vile, hupunguza kabisa tabia hatarishi kwa afya. Kwa mfano, si ingi kwenye vinywaji vienye pombe mara kwa mara, wala si wahusishi sana vyakula vilivyo na sukari nyingi au mafuta mabaya. Hii imenisaidia kudumisha uzito unaofaa, kuimarisha moyo na kuwakikisha viungo vyango vinaendelea vizuri. Hata pali ninafanya kosa kidogo najijulisha araka na kurekebisha ili kuendeleza mutindo wa maisha wenye afya. Ninapendelea pia kufanya vipimo vya afya mara kwa mara ili kuwakikisha kuwa kila kitu kiko sawa. Hii ni njia ya kumapema kugundua matatizo yoyote kabla hajaanza kuwa makubwa. Kupitia vipimo hivi ninaweza kupanga lishe mazoezi au tiba inayoitajika kwa wakati. Jambo linaloongeza uhakika wa kudumisha afya yangu kwa muda mrefu. Pia napata motisha ya kuboresha tabia zangu za kila siku. Na kuwakikisha kwamba, afya yangu ni kipa umbele cha juu kabisa.

Timu bora ya kirugbi wa kimarekani kwa mtanzamo wangu binafsi ni timu ya New England Patriots. Ingawa kwa kweli katika kirugbi wa Amerika American Football. Timu kama hizi huwa na historia ya ushindi na ushawishi mkubwa. Timu hii imejipatia heshima kubwa kwa sababu ya ufanisi wao wa kipekee katika ligi ya NFL ikichanganya nidhamu, utashi wa ushindi na usimamizi bora wa mchezo. Kila mara wanapoingia uwanjani, unahisi tofauti ya nguvu. Mpangilio na utayari wa kushinda jambo linalowafanya kuwa mfano, wa timu nyingine zinazotaka kufanikisha matokeo makubwa. Njia wanavyopanga mikakati yao na jinsi wanavyoshirikiana kama kikundi hufanya mashabiki kufurahia kila mchezo wao na kuhimiza wachezaji wengine kuwa bora zaidi. Moja ya sababu kubwa inayowafanya kuwa timu bora ni historia yao ya ushindi ya mabingwa waliochukua. New England Patriots wamejulikana kwa kuongoza ligi kwa miaka mingi wakiwa na rekodi nzuri ya kushinda mechi na kupata Super Bowl nyingi. Ushindi wao hauko kwa habati tu, kwa bahati tu, unakuja kutokana na mafunzo mazuri, nidhamu ya wachezaji, na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati wa mechi. Wachezaji wao hufundishwa kuwa na mtazamo wa ushindi kila wakati. Wakijua kuwa, kila hatuwa ndogo katika mchezo, inaweza kuamua matokeo ya mwisho. Timu hii pia ina wachezaji waliobobea ambao wamechangia sana katika umaarufu wao. Kila mmoja anajua jukumu lake na anafanya kazi kwa bidii kuhakikisha timu inashinda. Wachezaji hawa si tu wanacheza kwa nguvu, bali pia kwa akili. Wakitumia mbinu za kimasomo na mikakati ya kuelewa mpinzani. Hii inawafanya wachezaji kuwa na ujazisiri wa kipekee na kushirikiana kwa kiwango cha juu wakati wa mashindano. Kwa sababu hiyo, kila mechi wanayocheza ni shuhuda wanidamu na mshikamano wa wachezaji. Mchezo bora zaidi wa New England Patriots ambao unakumbukwa na mashabiki wengi ni Super Bowl L1 ambapo walipambana na Atlanta Falcons. Mchezo huo ulikuwa wa kihistoria kwa sababu Patriots walipata kupanda kutoka kushindwa kwa alama kubwa wakitumia mikakati ya ajabu ya kugeuza mchezo. Ushindi huo ulionyesha udhabiti wa timu, uvumilivu na uwezo wa kubadilisha mbinu katikati ya mchezo. Jambo ambalo haliwezi kupuuzwa katika historia ya kirugbi cha Amerika. Michezo huo umekuwa mfano wa jinsi timu yenye mshikamano na nidamu inaweza kushinda changamoto kubwa. Vile vile mafanikio ya Patriots yanatokana na uongozi bora wa kocha wao Bill Belichick Ambaye amefundisha wachezaji kuwa na nidhamu kuzingatia kila undani wa michezo na kuhakikisha kila mmoja anafanya kazi yake kwa ufanisi. Kocha Belichick hufundisha si tu mbinu za kiufundi, bali pia umakini wa kisaikolojia na uwepo wa nguvu ya mawazo kwa wachezaji. Hii inatoa timu nguvu ya kipekee ya kushinda dhidi ya changamoto zote. Jambo linalowafanya kuwa bora zaidi. Aidha, mashabiki wa timu hii pia huchangia sana umaarufu na nguvu ya timu. Wakiwa uwanjani au wanapoangalia mechi mtandaoni wanapiga kelele na kutoa hamasa kwa wachezaji. Hali hii husaidia wachezaji kuwa na ari ya kushinda na kujivunia timu yao. Unaona ni jinsi timu nzima unavyoshirikiana. Kutoka wachezaji, kocha, hadi mashabiki na jinsi kila mtu anavyofanya sehemu yake kuhakikisha timu inashinda.

Napendelea kuvaa tishati zaidi kwa sababu inaniwezesha kuwa na uhuru wa mwili na faraja wakati wa kufanya shuguli mbali mbali za kila siku. Tishati si tu nguo ya kawaida. Bali ni chaguo la mtindo ambayo hunipa isia ya uhuru na urahisi. Tofauti na shati ambalo mara nyingi huitaji kuzingatia mashati yalio kaa vizuri kupachika mikono au ata kuviingiza kwenye surwali kwa usahihi. Ninapovati shati uisi mwili wangu uko huru kufanya mambo mbali mbali bila kuzuizi. Iwe ni kufanya mazoezi madogo kutembea au hata kukaa kinyume na mashati ambayo mara nyingi huitaji ni damu ya ziyada ili kuonekana safi na nadhifu. Tishati pia unipa uhuru wa kufanya mchanganyiko wa mutindo. Ninaweza kuiunganisha na surwali ya kawaida au shorts ili kuunda mtindo unaonifaa. Jambo lilanolifanya nijisikie kujiamini. Hii ni tofauti na shati ambalo mara nyingi huitaji kiingilio malumu cha surwali au tai, tai ili kuonekana nadhifu na rasmi. Kwa hivyo, tishati hunipa nafasi ya kujieleza binafsi kwa urahisi zaidi bila kujali mahali, nipo au shuguli ninazofanya. Aitha, tishati ni nguo yenye urahisi wa matengeneza, haidingi kuoshwa mara nyingi au kufinywa kwa umakini kama shati. Jambo lilalonisaidia kwa kwa muda na nishati. Kwa kuwa siku zote, ninashuguli nyingi za kazi, masomo au burudani. Tishati, kizahidi maisha yangu, ni nguo ya haraka lakini yenye manufa makubwa. Ninapofa tishati, pia uhisi raka kiakili. Kwa sababu, si lazima nizingatie mikato ya shati, kitufe kilicho pasipo, au kuangalia kama shati limekaa sawa. Akili yangu inakua huru zaidi kuzingatia mambo mengine muhimu. Hii usaidia hata katika ufanisi wa kazi au masomo yangu kwa sababu si kila wakati nasumbuliwa na wasiwasi wa mtindo wanguo. Hali hii inachangia kuwa na mtazamo mzuri na nguvu ya kufanya kazi kwa bidii. Zaidi ya hayo, tishati ni chaguo linalofaa kwa hali ya hewa. Katika siku zenye joto, shati linaweza kunisumbua kwa sababu mara nyingi linakuwa nzito au linapunguza hewa kupita kwa urahisi. Tishati haswa zile za kitambaa nyepesi uniruhusu kupumua vizuri na kuendelea na shuguli zangu bila kuhisi jasho au usumbufu wa mwile. Hii ni sababu nyingine kubwa inaonifanya nipende tishati kuliko shati. Aidha tishati pia ni ishara ya mtindo wakisasa unaokubalika katika mazingira mengi hata pale ninapokuwa na marafiki. Tishati inafaa vizuri ikinieka katika hali ya kuwa mtanashati lakini bila kujisumbua kwa viwango vya utaratibu wa shati. Ni nguo inayokubalika kwa kila sehemu na inaezakuunganishwa na viatu mbalimbali, suwari, suruwali za kawaida au hata vazi la michezo. Hii ufanya tishati kuwa chaguo la kila siku ambalo lina urahisi na mtindo pamoja. Kwa ujumla, napendelea tishati kwa sababu inaniwezesha kuwa na uhuru, faraja na mtindo kwa wakati mmoja. Rahisi kutumia, inarahisisha maisha ya kila siku inafaa kwa hali ya hewa na utoa nafasi ya kujieleza binafsi kila ninapovaa tishati uhisi huru na najua ninaweza kufanya shuguli zangu kwa urahisi huku nikiwa mtanashati na kujiamini.

Ninashiriki katika jamii yangu kwa njia mbalimbali ambazo zinalenga kuimarisha mshikamano kusaidiana na kuboresha maisha yangu ya watu wanao nizunguka. Kwanza kabisa, ninaamini kuwa ushiriki wa kijamii uwanza na mahusiano mazuri na watu wa karibu kama majirani, marafiki na wazee wa eneo. Ninajitahidi kuwasalimia watu kwa heshima, kusikiliza changamoto zao na kutoa ushauri pale inapo wezekana. Mahusiano haya ya karibu, ujenga uaminifu na hufanya jamii iwe na mshikamano zaidi. Kwani, watu huisi kuthaminiwa na kusikilizwa. Pili, ninashiriki katika shuguli za kijamii, zinazo usisha kusaidiana hasa pale panakuwa na uhitaji. Hii inaweza kuwa na kushiriki katika harambee, kuchangia chakula, pesa, au muda wangu kusaidia familia au watu binafsi wanaopitia changamoto fulani. Naamini kuwa hata msaada mdogo unaweza kuleta mabadiliko makubwa katika maisha ya mtu. Ushiriki huu unifanya nijisikie kuwa sehemu muhimu ya jamii na hunikumbusha wajibu wangu wa kijamii kwa wengine. Tatu, ninausika katika shuguli za kidini na kijamii. Ambazo huwaleta watu pamoja kupitia mikutano ya ibada, vikundi vya vijana au vikundi vya ushauri. Ninapata nafasi ya kujifunza, kufundisha na kushirikiana na wengine katika maadili mema. Shuguli hizi unisaidia kukuza nidhamu, maadili na mshikamano wa kijamii. Huku pia nikichangia kujenga jamii yenye hofu ya mungu na msingi imara ya kimaadili. Nne, ninaposhiriki katika jamii yangu. Hujitahidi kuwa mfano mzuri, hasa kwa vijana, ninaamini kuwa matendo huzungumza zaidi kuliko maneno. Hivyo, ninajitahidi kuonyesha nidhamu, uvumilivu, na bidii katika kila ninachofanya. Kupitia mwenendo wangu, ninatumaini kuwahamasisha wengine, kufanya mema, kujituma katika kazi, na kuepuka tabia hatarishi. Ushiriki huu wa kimfano huchangia sana katika malezi ya jamii bora kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Tano, ninachangia katika jamii kupitia maarifa na ujuzi nilio nao. Iwapo kuna mtu anahitaji msaada wa kiteknolojia ushauri wa kazi au mwongozo wa maisha niko tayari kushiriki kile ninapenda kuona watu wakikuwa na kuboresha maisha yao kupitia maarifa na hunipa furaha kubwa kuona mtu akifanikiwa kutokana na msaada au ushauri nilio utoa. Hii hunifanya nijisikie kuwa mchango wangu una maana halisi. Sita, ninaheshimu na kushiriki katika maamuzi ya kijamii yanayohusu maendeleo ya eneo langu. Hii ni pamoja na kuhudhuria mikutano ya kijamii au mtaa. Kutoa maoni yangu kwa njia ya heshima na kushirikiana wengine kutafuta suluhisho la changamoto. Zinazo tukabili kama jamii. Ushiriki huu hunipa nafasi ya kusikika na pia kunisaidia kuelewa mitazamo ya watu wengine. Jambo linaloimarisha mshikamano na kidemokrasia ya jamii. Kwa ujumla, ninashiriki katika jamii yangu kwa moyo wa kujitolea, uwajibikaji na upendo kwa wengine. Ninaamini kuwa jamii imara ujengwa na watu wanaojali, wanao shirikiana na wanao thamini ustawi wa wenzao. Kupitia ushiriki wangu najifunza mengi na kuwa binafsi na pia nachangia katika kujenga mazingira bora ya kuishi kwa kila mtu.

Kuhusu kulinda mazingira, ninafanya jitihada mbali mbali, ambazo zinalenga kuwakikisha kuwa mazingira yanabaki safi, salama na yenye afya. Sio tu kwa vizazi vyangu, bali pia kwa jamii nzima. Kwanza kabisa, napendelea kutumia njia mbadala za plastiki, ambazo ni rafiki kwa mazingira. Badala ya kutumia plastiki za matumizi ya mara moja ambazo huchafua mazingira. Mimi hutumia vyombo vya chuma, stainless steel, chungu za seramiki na mifuko ya kathi au kitambaa. Hii ni hatua ndogo lakini yenye maana kubwa kwa sababu hupunguza uchafuzi wa ardhi na mito na pia husaidia kupunguza taka zinazo haribu uoto wa asili. Pili, ninaweka nguvu nyingi katika kutenganisha taka, ninahakikisha kuwa taka zinazo weza kutumika tena kama vile karatasi, plastiki na chupa za glasi zinatenganishwa na taka zinazo takiwa kuchomwa au kuharibiwa. Kwa kufanya hivi, situ kwamba napunguza mzigo wa uchafuzi. Bali pia, ninachangia katika mchakato wa kurecycle na kutumia upya rasilimali zilizopo. Hini njia ya kuwakikisha kuwa kila kitu kinachotumika kinathamani na hakiharibu mazingira. Tatu, ninafanya jitihada za kupunguza matumaini ya umeme na maji kwa njia ya uhakika. Kwa mfano, napunguza kutumia umeme usio kuwa muhimu na mara zote nikibadilisha vifaa vya mwangaza na vifaa vingine kuwa vya nishati ya chini. Hii, si tu inasaidia kuhifadhi rasilmali za asili, bali pia hupunguza hewa chafu inayotokana na uzalishaji wa umeme. Vile vile, ninajitahidi kutumia maji kwa uangalifu kuakikisha hayazidi matumizi na kutumia mbinu za kuokoa maji pale inapo wezekana. Nne, napenda kushiriki katika shuguli za kijamii zinazo lenga usafi wa mazingira. Mara kwa mara, naposhiriki katika harambee za usafi kupanda miti au kusaidia katika kusafisha maeneo ya uma. Naisi kuwa mchango wangu unasaidia kuboresha hali ya maisha ya watu wengine na kuunda mazingira yenye afya. Ushiriki huu hauhusu tu kutengeneza mazingira ya kuishi kwa sasa, bali pia ni kuekeza katika maisha bora kwa vizazi vijavyo. Pia, ninafanya jitihada za elimu na uhamasishaji kwa wale wanao nizunguka. Mara nyingi napendekeza marafiki, familia na majirani wangu kutumia mbinu rafiki kwa mazingira. Kama vile kupanda miti, kutumia vyombo vinavyoweza kutumika tena na kuepuka kuchoma taka ovyo kwa kuwa elimu na uelewa wa wanainchi ni muhimu katika kulinda mazingira. Huu ni mchango mdogo lakini wenye athari kubwa katika jamii yangu. Aitha napendelea kutumia usafiri unaochangia chini katika uchafuzi wa hewa. Mara nyingi napitia kwa miguu au kutumia vyombo vya uma kama matatu badala ya kutumia gari binafsi. Jambo ambalo hupunguza uzalishaji wa gesi chafu na kuchangia katika kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Kwa njia hii ninaweza kuchangia katika kuboresha hali ya hewa na kufanya mazingira kuwa salama zaidi kwa binadamu na wanyama.

Ndiyo, napenda sana kujaribu teknolojia mpya kwa sababu naiona kama daraja la kunisaidia kukua kiakili, kitaaluma na hata kijamii. Kila teknolojia mpya huja na fursa mpya ya kujifunza, kuboresha ufanisi wa kazi na kurahisisha maisha ya kila siku. Ninapokutana na kifaa kipya, programu mpya au mfumo mpya wa kiteknolojia huwa na hamasa ya kuelewa, unavyofanya kazi, faida zake na namna ninavyoweza kuutumia kuboresha shuguli zangu. Hii inanifanya nijisikie nipo sambamba na mabadiliko ya dunia na si nyuma ya wakati. Teknolojia mpya hunisaidia sana katika kupata tarifa kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Kupitia interneti, simu janja na majukwaa ya kidigitali, ninaweza kujifunza mambo mapya kila siku bila vikwazo vingi. Kwa mfano, ninaweza kufuatilia habari za uchumi wa dunia, teknolojia za kisasa, au hata mafunzo ya kitaaluma kupitia video, makala na kozi za mtandaoni. Hii inanifanya nijisikie kuwa elimu haina mipaka na kwamba mtu anaweza kujijenga mwenyewe bila kutegemea sana mifumo ya jadi pekee. Pia napenda teknolojia mpya kwa sababu hunisaidia kufanya kazi kwa urahisi na kwa haraka. Vifaa na programu za kisasa hupunguza kazi za mikono na kuokoa muda mwingi. Badale ya kutumia masaa mengi kufanya kazi kwa njia za zamani teknolojia hunipa njia rahisi na bora zaidi. Hii hunipa muda wa ziada wa kufikiria kwa ubunifu, kupanga mipango ya baadae na hata kupumzika. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya ya akili na mwili. Sababu nyingine inayonifanya nipende kujaribu teknolojia mpya. Ni uwezo wake wakufungua fursa za kipato. Kupitia teknolojia, kuna njia nyingi za kujipatia kipato kama vile kazi za mtandaoni, biashara za kidigitali na uwekezaji unaotumia mifumo ya kisasa. Teknolojia inanipa matumaini kwamba. Kwa maarifa sahihi, mtu anaweza kujitegemea kiuchumi bila kuwa na mtaji mkubwa sana wa kuanzia. Hii inanitia moyo wa kuendelea kujifunza na kujaribu mambo mpya bila uwoga. Vile vile, teknolojia mpya hunisaidia kuwasiliana kwa urahisi na watu wa sehemu mbalimbali duniani. Mawasiliano yamekuwa rahisi, ya haraka na ya gharama nafuu zaidi. Ninaweza kuzungumuza na marafiki, familia, au hayu, au hata watu wa kikazi bila kujali umbali. Hii huimarisha mahusiano, huongeza ushirikiano na hunipa mtazamo mpana wa maisha kwa kusikia mawazo na uzoefu wa mtu kutoka utamaduni tofauti. Hata hivyo, napenda teknolojia mpya kwa busara na nidhamu. Najua kuwa si kila teknolojia inaleta faida ikiwa itatumika vibaya. Ndiyo maana hujitahidi kuitumia kwa malengo chanya kama kujifunza, kufanya kazi na kuboresha maisha. Ninaepuka matumizi kupita kiasi ambayo yanaweza kuathiri afya au muda wangu. Kwa mtazamo wangu, teknolojia ni chombo cha kumsaidia binadamu si kumtawala. Kwa ujumla, kupenda kujaribu teknolojia mpya ni sehemu ya mtazamo wangu wa maisha. Ninaiona kama njia ya kujiendeleza, kujifunza bila kikomo na kujenga maisha bora ya sasa na ya badae. Teknolojia inanipa matumaini, motisha na fursa za kubadilika kulingana na mahitaji ya dunia ya kisasa. Kadiri teknolojia inavyoendelea kukua, ndivyo nami na.

Kila siku, ninatumia programu mbalimbali za kidigitali, ambazo uchangia sana katika kuongeza ufanisi wa kazi, masomo na shuguli za kibinafsi. Moja ya programu ninazo tumia mara nyingi ni Microsoft Word. Programu hii unisaidia kuandika ripoti, barua rasmi, maandiko ya kitaluma na hata mbalimbali zinazo husiana na kazi au masomu. Kwa kutumia WAD, ninaweza kuunda maandiko ya liopangwa vizuri, kuyarekebisha haraka na kuyahifadhi kwanjia salama. Programu hizi pia hunuwezesha kuongeza vipengele vya kitaluma kama videa jeduali, grafu, ndogo na kuunda sehemu za kuorodesha maelezo kwa mpangilio. Jambo ambalo ufanya maandiko yangu kuwa ya kitaaluma na ya nyamvuto wa kuona. Pili, Microsoft Excel ni programu nyingine muhimu ninaeo tumia kila siku. Excel unwezesha kupanga data kwa urahisi, kuesabu na kutengeneza grafu zinazo saidia katika kufuatilia maendelewe ya kazi au miradi. Kwa mfano, ninaweza kutumia Excel kupanga bajeti, kufuatilia mapato na matumizi au hata kuunda maesabu ya kifedha ene usiana na biashara ndogo au uwekezaji. Uwezo wakutumia formula na kuchambua data kwa haraka, ufanya Excel kuwa chombo chenye nguvu sana kwa yoyote anaitaka kufanya kazi kwa ufanisi na mpangilio. Either napendelea kutumia PowerPoint mara nyingi, hasa pale ninapokuwa na kazi ya kuanda mawasiliano ya kitaluma au ya kifedha. PowerPoint unuwezesha kuwasilisha taarifa kwanjia ya picha, grafu, maandiko mafupi na vipengele vya kuona vinavyo vytia kadhira. Programu hii ufanya kazi zangu kuwa rahisi kueleweka na kuvutia na usaidia kuongeza ushawishi wangu pale napokuwa na hadhira. Pia na pendelea kutumia OneNote kwa kufaithi maelezo ya haraka, vichache vya kumbukumbu na kupanga miradi yangu. Programu hii ufanya iwe rahisi kuandika mawazo inayopata mara kwa mara, kuunda orodha za kazi na kueka tarifa muhimu ambazo na itaji kwa haraka. OneNote inaniwezesha kuwa na mpangilio mzuri wa mawazo yangu na inafanya kazi yangu kwenye ufanisi zaidi. Zaidi ya hizo napenda kutumia Microsoft Teams au Zoom hasa kwa mawasiliano ya kikazi na masomo. Programu hizi ufanya iwe rahisi kushiriki nyaraka, kufanya mikutano ya mtandaoni na kushirikiana na wenzangu wa kazi au masomo kutoka semu tofauti. Kwa kutumia zana hizi, ninaweza kushirikiana na wengine bila vikuazo vya kijiografia, jambo linalongeza ufanisi na kupunguza muda wa usafiri. Pia, ninafanya matumizi ya Outlook kwa barua pepe na ratiba. Programu hii unuezesha kupanga kalenda yangu, kupata maharifa za vikao na kuthibiti mawasiliano ya kikazi kwa haraka. Kwa kutumia Outlook, siogopi kuyikosa kazi yoyote muhimu na inaweza kusimamia muda wangu kwa mpangilio. Kwa ujumla, matumizi yangu ya programu hizi za Microsoft. Uchangia sana katika kufanya maisha yangu ya kazi, masomu na maisha binafsi kuwa rahisi. Enye mpangilio na enye ufanisi kutoka kuandika reporti na kupanga data, kuanda mawasilisho, kuifadhi kumbukumbu, kushirikiana na wengine, hathi kudibiti mawasiliano. Kila programu ninayutumia kila siku, ufanya kazi zangu kuwa bora na zenye matokeo mazuri. Zinafanya iwe rahisi kufanikisha kila jambo bila kuchanganyikiwa na inapenda kuendelea kuzitumia kila siku ili kuboresha ufanisi wangu zaidi.

Baada ya siku ndefu yenye shuguli nyingi, napumzika kwa njia zinazoweza kuniruhusu kupunguza mkazo wa akili na mwili. Huku nikendelea kuimarisha afya yangu kwa ujumla. Kwanza kabisa, napendelea kupumzika kimwili kwa kukaa kimya au kinyume na ile shuguli yenye msongamano wa nguvu ya mwili. Mara nyingi, baada ya kazi ndefu au masomo, nitaweka viti vizuri, nikae kwa utulivu na nikome kuingiliana na vishawishi vya kazi. Hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kutoa nafasi kwa mwili wangu kupumzika. Wakati huu wa utulivu, huwa ni muhimu sana kwani huchangia kurekebisha akili na kuondoa uchovu wa siku nzima. Either napenda kusikiliza mziki wa aina yangu naopenda hasa za injili au nyimbo zinazotoa amani ya ndani. Mziki huu uniwezesha kupumzika kiakili na pia kuniruhusu kusahau shinikizo la kazi. Mziki huwa ni njia bora ya kupumuzika kwa sababu unachangia kuondoa hisia za wasiwasi, kuimarisha hali ya moyo na kuniruhusu kuzingatia mambo mazuri ya maisha. Wakati mwingine, napenda pia kucheza kidogo nyumbani au kucheza ngoma jambo ambalo linachangia kupumuzika kwa mwili na kuongeza furaha. Kutoka kiasili, napendelea pia kutumia muda wa kutulia nikiwa karibu na asili. Ikiwa kuna fursa, napenda kuenda karibu na mito, bustani au sehemu za kijani ambazo hutoa upepo safi na mandhari ya utulivu. Uwepo wa asili, huchangia kupunguza msongo wa mawazo, kuniruhusu kufikiria kwa utulivu na kunisaidia kupata nguvu mpya za akili. Muda huu pia uniwezesha kutathmini siku yangu, kufikiria mafanikio nilioyapata na kupanga mipango ya kesho kwa utulivu. Baada kupumuzika kimwili na kisaikolojia, napendelea pia kufanya shuguli za kiroho kama kusoma biblia, kusali, au kutafakari mambo mazuri maishani mwangu. Shuguli hizi uniwezesha kuimarisha moyo na akili zangu na kunipa amani ya ndani. Kwa kutumia muda huu wa kiroho, napata nguvu za kufanikisha mambo mengine kwa mtazamo chanya na kuendelea kuwa na moyo wa shukurani. Aidha, napenda kupumzika kwa kutumia teknolojia kwa njia ya burudani yenye maana. Hii inaweza kuwa kutazama video za elimu au burudani kwenye YouTube, kusoma makala za kidigitali au kucheza michezo ya kidigitali ya kupumzisha akili. Hii uniwezesha kuondoa uchovu wa akili unaosababishwa na kazi nzito. Uku pia ikinifanya nisome mambo mapya au kuburudika kwa njia kidigitali. Kupumzika pia kunahusisha kulala vizuri baada ya siku ndefu. Nashirikisha muda wa kutosha wa usingizi ili kuwakikisha mwili wangu unapata nafasi ya kujijenga upya na kuondoa uchovu. Kulala vya kutosha, kunasaidia kuimarisha akili, kuongeza ufanisi kesho na pia kunisaidia kuwa na afya bora ya mwili na akili. Hii ni hatua muhimu sana ambayo siwezi kuipuuza kwa sababu ni msingi wakuwa na nguvu za siku zijazo. Kwa ujumla, ni njia yangu ya kupumuzika baada ya siku ndefu ni mchanganyiko wa utulivu, burudani yenye maana, muda wa asili, shuguli za kiroho na usingizi wa kutoosha. Kila kipengele kina mchango wake wa kipeke katika kurekebisha mwili na akili. Kuniruhusu kuondoa msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya za kuendelea na maisha. Kupumzika, kunanifanya nishirikiane, vyema na maisha. Kuboresha afya yangu ya akili na mwili na kunipa mtazamo chanya wa siku zijazo.

Napendelea sana chakula chenye ladha yenye viungo mbali mbali vinavyo pamba vizuri. Kwani hunipa hisia ya kuridhika na furaha kila ninapokula. Chakula kilicho na viungo huniwezesha kufurahia mchanganyiko wa ladha tofauti. Ambazo huunda muundo wakipekee wa kila kipande. Kwa mfano, unapochanganya pilipili. Tangawizi kitunguu na viungo vingine vya kawaida katika mapishi chakula kinakuwa na harufu nzuri. Ladha kamili na pia hutoa hisia ya joto ndani ya mwili. Kwa hivyo, chakula kisicho na viungo mara nyingi huniangukia kando. Kwa sababu ladha yake huwa ni nyepesi sana na haioni furaha ya kisheria ya kula. Aidha chakula chenye viungo vinavyo pamba huniwezesha kuwa na motisha ya kula kwa utulivu na kufurahia kila kipande. Kwa kawaida, napenda kula chakula hiki wakati wa chakula cha mchana au jioni baada ya siku yenye shuguli nyingi. Kwani, hunisaidia kupumzisha akili na kuondoa mawazo kidogo. Ladha ya viungo mara nyingi, huunganisha kila kipande cha chakula. Kwa namna inayonifanya niwe na furaha. Na hii inaongeza dhamani ya chakula. Sio tu kwa lishe, bali pia kwa hisia. Pia, chakula chenye viungo huongeza afya kwa njia mbali mbali. Viungo kama pilipili, tangawizi na karafuu si tu vinavyo pamba chakula, bali pia vina sifa za kuimarisha afya kwa mfano. Tangawizi husaidia mmengenyo wa chakula na kupunguza maumivu ya mwili. Pilipili inaweza kuongeza nguvu za jasho na kusaidia kwenye mzunguko wa damu na viungo vingine husaidia kuimarisha kinga ya mwili. Hivyo, si chakula chenye ladha tu bali pia ni lishe yenye manufaa kwa afya. Chakula chenye viungo pia hufanya kula kuwa sherehe ya hisia, ladha ya kipekee, harufu nzuri na muundo wa chakula huchangia furaha ya kuona na hisia ya kusikia ladha ya chakula. Hii huniwezesha kula kwa utulivu na kuzingatia kila kipande. Jambo ambalo, inanifanya nione chakula si tu kama kitu cha lishe, mbali pia kama njia ya kupumzika na kufurahia maisha. Kwa kawaida, napendelea kujaribu aina mpya za chakula, chenye viungo mbali mbali. Kwani, huchangia kuongeza uzoefu wangu wa ladha na kunifundisha mchanganyiko mpya wa mapishi. Hii pia huniwezesha kuwa mbunifu pale jikoni. Nikijua ni viungo gani inavyofaa kuunganishwa ili kupata ladha bora zaidi. Ni sehemu ya kujifunza na kuendeleza ujuzi wa kupika na ladha. Chakula chenye ladha hufanya pia kuwa na uzoefu wa kipekee wa kijamii. Mara nyingi napenda kushiriki chakula hiki na marafiki au familia. Kwani ladha yake hufanya chakula kuwa cha kuvutia zaidi. Na kila mtu ushiriki furaha ya kula pamoja. Hii hufanya chakula kisichokuwa na viungo kiwe cha kawaida sana. Lakini pale viungo vinapoletwa, chakula kinakuwa kitambulisho cha furaha na mshikamano wa kijamii. Kwa ujumla, upendeleo wangu wa chakula chenye ladha, unaelezewa tu kwa kupenda ladha, bali pia kwa sababu hunisaidia kupumzika, uniruhusu kushiriki furaha na wengine, huongeza afya na kunifanya niwe mbunifu katika jikoni. Chakula hiki si tu lishe, bali pia ni burudani ya hisia, na njia ya kufurahia maisha. Jambo ambalo linanifanya niwe na furaha kubwa kila ninapokula.

Napenda sana kutembelea mji wa Hiroshima nchini Japan kwa sababu ni mji wenye historia kubwa. Na yenye mafundisho mengi ya kimaisha na kimataifa. Kwanza kabisa, Hiroshima inajulikana duniani kote. Kutokana na tukio la kihistoria la bomu la nyuklia mnamo mwaka wa elfu moja mia tisa arubaini na tano jambo ambalo liliathiri maisha ya mamilioni ya watu na kuacha alama isiyofutika katika historia ya dunia. Kutembelea Hiroshima kunanipa nafasi ya kuelewa kwa undani jinsi jiji ilivyopata majeraha makubwa na jinsi watu wake walivyopata nguvu ya kujijenga upya baada ya maafa makubwa hii ni somo la maisha ambalo linahimiza uvumilivu, matumaini na mshikamano wa kijamii. Aidha Hiroshima ni mji unaojumuisha historia na maendeleo ya kisasa. Kutembelea sehemu kama Hiroshima Peace Memorial Park na Atomic Bomb Dome. Kunanipa fursa ya kufikiria juu ya amani, haki za binadamu na umuhimu wa kuepuka vita. Sehemu hizi pia hutoa mafunzo ya historia kwa kizazi sasa na cha baadaye kwani zinakumbusha jinsi binadamu wanaweza kuathiriwa vibaya na chaguo zisizo makini. Hii ni muhimu sana kwa mtu anayependa kujifunza kutoka historia na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yake na jamii yake. Pia, Hiroshima ina mandhari nzuri na sehemu za kuvutia ambazo ni za kipekee. Mji huu una mito, bustani na maeneo ya kijani ambayo hutoa utulivu na furaha ya kuona. Kutembea kwenye bustani au kuzunguka miji hii kunanifanya niwe na nafasi ya kupumzika kiakili na kimwili baada ya shughuli nyingi. Mandhari ya mji huu pamoja na historia yake ya kipekee hufanya kuwa chaguo bora kwa mtu kama mimi ambaye anapenda mchangamko mchanganyiko wa elimu, historia na burudani. Aidha kutembelea Hiroshima kunanipa nafasi ya kuhusika na tamaduni za kiasili za kijapani. Napenda kujifunza tamaduni mbalimbali. Na Hiroshima ni mji unaojumuisha mila, chakula, sanaa na maadili ya kijapani ambayo ni ya kuvutia kupitia chakula, maonyesho ya sanaa na kushiriki na wananchi wa huko. Ninaweza kuelewa jinsi watu wanavyothamini historia yao na kuijenga pamoja na maisha ya kisasa. Hii inaniwezesha kuwa na mtazamo mpana wa maisha na kujifunza jinsi tamaduni zinavyoweza kuunganisha jamii. Pia Hiroshima ni mji unaotoa nafasi za kielimu na kimafunzo kutembelea makumbusho na viumbo vya kumbukumbu kunaniwezesha kuendelea kujifunza. Si tu historia ya vita bali pia sayansi, teknolojia na maendeleo ya binadamu. Mji huu huniwezesha kuona jinsi jamii inaweza kujijenga upya. Kuleta maendeleo na kudumisha amani baada ya maafa makubwa. Hii ni changamoto na fundisho kubwa kwa mtu yeyote anayetaka kuwa na uelewa wa kina wa maisha na historia ya dunia. Aidha, kutembelea Hiroshima kunanipa nafasi ya kuhamasika na kuleta mabadiliko chanya katika maisha yangu. Kuona jinsi wananchi walivyojenga upya, jinsi wanavyohimiza amani na jinsi wanavyoshirikiana. Kunanifanya niwe na motisha ya kuwa mtu bora kijamii na kielimu. Hii inahimiza ubunifu, uvumilivu na mshikamano wa kijamii ambao unaweza kuleta mafanikio makubwa maishani.

Ili kuongeza uzalishaji wangu katika kazi au shuguli yoyote, ninayo shugulika nayo. Napendelea kutumia mchangainiko wa mbinu zinazo lenga kuongeza ufanisi wa muda. Akili na nguvu za mwili. Kwanza kabisa, napanga ratiba yangu kwa makini kabla kuanza kazi yoyote. Hii inamaanisha kugawa muda kwa kile kipengele cha kazi. Kuandika majukumu yote muhimu na kuzingatia muda unao hitajika kwa kila hatua. Kwa kufanya hivyo, ninaepuka kupoteza muda kwenye mambo yasio ya lazima na kuzingatia kile kinachotoa matokeo. Ratiba hii huniwezesha kuwa na muundo wa kazi na kufanya kila kipande cha kazi kiwe cha tija zaidi kuliko kufanya kila kitu kwa hofu ya haraka bila mpangilio. Aidha napenda kuweka malengo maalumu na ya kiwango cha juu kwa mfano kwa kila siku, wiki au mwezi, ninaweka lengo ambalo ni halisi na linaloweza kupimika. Malengo haya uniwezesha kuendelea kuwa na motisha, kuzingatia matokeo na kujua ni hatua zipi muhimu zaidi ambazo zinaongeza tija kwa kuwa nina malengo wazi naweza kushugulikia kazi kwa umakini zaidi. Kufanya mambo kwa ubunifu na kuwakikisha kuwa kila juhudi inasababisha matokeo chanya. Hii, huchangia sana kuongeza uzalishaji kwa sababu kila hatua inaelekea kwenye lengo la mwisho. Pia, napendelea kutumia teknolojia ya kisasa ili kuongeza ufanisi wangu kwa kutumia kompyuta, programu za kazi na zana za kidigitali. Ninaweza kufanya kazi kwa haraka na kwa usahihi zaidi kuliko kufanya kwa njia za kawaida zisizo na teknolojia. Kwa mfano, kutumia Microsoft Excel kwa hesabu Microsoft Word kwa kuripoti na programu za mawasiliano. Kunanisaidia kumaliza kazi haraka na kwa usahihi huku pia nikiokoa muda ambao ninaweza kutumia katika kazi nyingine. Teknolojia pia uniwezesha kufanya kazi kwa kiwango cha juu bila kuwa na makosa mengi jambo ambalo huongeza tija yangu kwa jumla. Aidha napendelea kuimarisha ujuzi wangu kwa mafunzo na kujifunza mambo mapia. Kuendelea kujifunza mbinu mpya za kazi, ujuzi wa teknolojia au mbinu za ubunifu, uniwezesha kufanya kazi kwa ufanisi saidi. Kwa mfano, kujua jinsi ya kutumia programu mpya au mbinu bora ya kupanga kazi, kunanifanya niwe na nafasi ya kufanya kazi nyingi kwa muda mfupi. Kujifunza pia uniwezesha kupunguza changamoto zinazoweza kupunguza tija na kunipa suluhisho mbadala kwa haraka. Napendelea pia kudumisha afya yangu ya mwili na akili kwa kufanya mazoezi mara kwa mara kula chakula chenye lishe na kulala vya kutosha. Nina uwakika kuwa nitaweza kufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Mwili na akili zikiwa ziko katika hali nzuri ufanya kazi kuwa rahisi. Haziwezi kuchoka haraka na zinasaidia kufanya maamuzi sahihi kwa haraka. Hii inachangia kuongeza uzalishaji wa kila siku kwa kiwango kikubwa. Aidha, napendelea kushirikiana na wengine kwa njia kushirikisha mawazo na msaada. Kushirikiana na wenzangu kunanisaidia kupata njia mpya ya kufanya kazi kwa haraka na kwa ufanisi zaidi. Pia kushirikiana kunapunguza mzigo wa kazi na kunipa nafasi ya kujifunza kutoka kwa wengine. Kwa hivyo kushirikiana kwa ufanisi ni mbinu muhimu ya kuongeza uzalishaji.

Kumbu kumbu zangu nzuri za shule, zinausiana sana na wakati niliokua nikishiriki katika michezo na shuguli za michezo shuleni. Kutoka utotoni, michezo ilikuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku shuleni. Na mara zote ilinipa furaha kujivunia na pia kunifundisha maadili mazuri kama vile mshikamano nidamu na mshindano wa haki. Kila mara nilipokuwa kwenye uwanja wa mchezo, niliweza kusahau shinikizo la masomo na kushugulikia changamoto za kila siku kwa furaha na msisimuko. Nilikuwa nikishirikiana na wenzangu, tukijitolea kwa kila timu ili kufanikisha ushindi. Jambo ambalo lilifundisha kuwa mshirikiano na mshikamano ni muhimu maishani. Mchezo pia ilinipa kumbu kumbu zizizoweza kusawulika kutokana na ushindani uliokua wahaki na wakuvutia. Nilipo shiriki mashindano ya soka, rugby na riada kila mechi ilikuwa ni changamoto ya kipekee ambayo ilinifundisha jinsi ya kudumisha umakini na udhabiti. Nilijifunza pia jinsi ya kushugulikia presha wakati wa mashindano. Jinsi ya kufanya mamuzi haraka kwenye uanja na jinsi ya kushilikiana wenzangu ili kufanikisha lengo la pamoja. Kila ushindi au hata kupoteza kulikuwa ni somo la maisha ambalo linabakia kuwa kumbukumbu nzuri shuleni. Haitha michezo ilinisaidia kujenga urafiki wa kudumu wakati wa mazoezi na mashindano. Nilikuwa nikibadilishana mawazo, mbinu na mikakati ya kushindana na wezangu. Jambo ambalo lilinifanya kuwa karibu nao zaidi. Tulijenga urafiki wa dhati ambao mara nyingi ulidumu hata inje ya uwanja wa michezo. Kumbu kumbu hizi niza kipeke kwa sababu zilinifundisha tamani ya marafiki wa kweli, mshikamano na mshirikiano ambao ni muhimu sana katika maisha ya badaya. Pia, michezo ilinifundisha nidamu na usahihi ili kufanikisha timu yangu nililazimika kufuata mazoezi kwa wakati kuhuduria kwa usahihi na kuzingatia maagizo ya walimu wa michezo. Hii ilinifundisha kuwa kila kitu kilichopangwa lazima kifanyike kwa umakini ili kufanikisha matokeo mazuri. Nidhamu. Hii situ katika michezo. Bali pia ilinisaidia katika masomo yangu na katika shuguli nyingine za kila siku. Shule, shuleni. Jambo ambalo ni kumbukumbu nzuri ya maisha yangu ya shule. Kumbu kumbu nyingine nzuri ni furaha ya kushinda mashindano. Kila mara tuliposhinda mechi, tulifurahia kwa pamoja kama timu. Tukishangilia na kusherekea pamoja na wenzangu. Furaha hii ilikuwa kubwa zaidi kwa sababu ilikuwa matokeo ya jitihada zetu zote na mshikamano tulionyesha kama timu. Hii ilinifundisha kuwa kazi kwa pamoja na mshikamano utoa matokeo bora jambo ambalo linabaki kuwa somo la maisha hadi leo. Shule pia ilinipa kumbu kumbu nzuri kupitia michezo ya kikundi kama mashindano ya viwango vya shule. Tuliposhiriki mashindano ya mitaa au mikoa. Kila moja katika timu alihitaji kushirikiana na wenzake kupanga mbinu na kuakikisha kila atua ya michezo inafanyika kwa umakini. Hii ilinifundisha tamani ya kupanga, kuzingatia mikakati na kushirikiana kikamilifu. Kila mara tunaposhiriki kama timu, kumbukumbu za furaha na mshikamano zinaacha alama isio futika maishani. Kwa ujumla, kumbukungu zangu nzuri za shule, zinahusiana na michezo shuleni ambapo nilijifunza ni damu, mshikamano, mshirikiano, umuhimu wa urafiki na furaha ya kushinda kwa pamoja.

Muziki ninao usikiliza mara nyingi ni muziki wa injili kwa sababu una ujumbe wa matumaini, faraja na mafundisho ya kumkaribia mungu. Injili si burudani tu kwangu, bali ni sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Kila ninapo usikiliza nahisi moyo wangu unapata amani na nafasi yangu inatiwa nguvu mpya. Maneno ya nyimbo za injili mara nyingi unikumbusha kusudi la maisha, kunifanya nitafakari mwenendo wangu na kunisaidia kuendelea kuwa na imani hata wakati wa changamoto. Muziki wa injili unisaidia sana kuanza siku yangu kwa mtazamo chanya. Asubuhi ninapo amka usikiliza nyimbo za sifa na kuabudu ambazo hunipa nguvu ya kiroho kabla ya kwanza shughuli za siku. Maneno yanayo msifu mungu unifanya nihisi kuwa siko pekeangu. Na kwamba kuna nguvu ya juu inayo niongoza katika kila jambo. Hii unisaidia kuwa mtulivu, mwenye shukrani na tayari kukabiliana na majukumu ya siku bila hofu au wasiwasi mwingi. Wakati wakazi au shughuli za mchana, muziki wa injili unisaidia kudumisha nidhamu na mtazamo mzuri. Badala ya kuacha mawazo yangu yaelekee kwenye msongo na wakazi au matatizo ya maisha, nyimbo za injili unikumbusha kuwa. Kila jambo lina wakati wake na mungu yupo katika udhibiti. Hii unisaidia kufanya kazi kwa bidii kwa uaminifu na kwa moyo wakujituma nikijua kuwa kazi yangu ni baraka na fursa ya kumtumikia mungu kupitia matendo yangu. Pia muziki wa injili unipa faraja kubwa wakati wachangamoto au huzuni. Kuna nyakati ambapo, maisha haya kwenda kama nilivyotarajia, na hapo ndipo njimbo za injili hunigusa zaidi. Maneno yanayo zungumzia uvumilivu, imani na ushindi, unitia moyo nisikate tamaa. Unifanya nikumbuke kuwa hata katika maumivu, kuna tumaini na kwamba baada ya giza, nuru huja. Muziki huu unisaidia kuendelea kusonga mbele kwa ujasiri na usubira. Katika mahusiano yangu na wengine, muziki wa injili pia unamchango mkubwa. Unanifundisha upendo, msamaha, unyenyekevu na huruma. Ninaposikiliza nyimbo, ninazohimiza kuwapenda wengine na kuishi kwa haki. Ninahamasika kuboresha ni mienendo yangu kwa watu wanao nizunguka. Hii unisaidia kuwa mtu waamani, anaejali wengine na anaejitahidi kuishi kwa maadili mema katika jami. Wakati wa jioni au kabla ya kulala, muziki wa injili unisaidia kutafakari siku yangu. Ni wakati wa kuangalia yale nilio fanikiwa, makosa nilio fanya na kushukuru kwa yote nilio pitia. Nyimbo za polepole za kuabudu, unipa utulivu wa akili na kunisaidia kumaliza siku nikiwa na amani ya moyoni. Hii, unisaidia kupata usingizi mzuri nikiwa na imani kuwa siku inayofuata. Iko mkononi mwa mungu. Kwa ujumla, muziki wa injili ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Si muziki wa kusikiliza kwa wakati fulani tu, bali ni muongozo wa kila siku. Unao nisaidia kiroho, kihisia, na hata kimaamuzi. Unanipa matumaini, unanijenga kimaadili, na kunisaidia kuishi maisha yenye mwelekeo na maana. Ndiyo sababu, muziki wa njili, unabaki kuwa chaguo langu kuu. Kwa kuwa, unigusa moyo, unikaribisha kwa mungu na unifanya niwe mtu bora kila siku.

Ninaposherekea mwaka mpya, huwa naona ni wakati muhimu sana wa kutafakari maisha yangu na safari nilio pita katika mwaka ulio malizika. Kabla ya kelele za sherehe kuanza, napenda kukaa kimya ni kiangalia mafanikio, changamoto, makosa na mafunzo nilio yapata. Na fasi hii hunisaidia kujielewa zaidi kama mtu kujiona jinsi nilivyokuwa kiakili, kihisia na kiroho. Kwangu, mwaka mpya hauanzitu kwa fataki au vicheko, bali huanza kwa tafakari ya ndani na shukrani ya dhati. Kwa uhai na fursa niliopata kuiona siku nyingi. Sehemu kubwa ya kusherekea mwaka mpya kwangu ni kushiriki muda na familia. Ninathamini sana uwepo wa wazazi, ndugu na jamaa kwa sababu wao ndio nguzo ya maisha yangu. Tunapokaa pa moja, tukizungumza, tukicheka na kukumbushana matukio ya mwaka uliopita na hisi furaha ya kweli. Mara nyingi, mazungumuzo haya, hujawa na kumbukumbu za furaha, changamoto tulizo pitia pamoja na matumaini ya siku zijazo. Huu ni wakati unaonifanya, nijisikie kuwa sehemu ya kitu kikubwa. Familia inayonipa nguvu na mwelekeo. Marafiki nao wananafasi muhimu katika namna ninavyo sherekea mwaka mpya. Baada ya muda mrefu wa kazi na majukumu ya maisha, mwaka mpya hunipa nafasi ya kuungana nao kwanjia ya kipekee. Tunaweza kukutana, kushiriki mawazo kuhusu malengo ya badae na kuhimiza kila mmoja kuwa bora zaidi. Kwangu, sila zima sherehe hizi ziwe za gharama kubwa au za kelele nyingi. Hata kukaa pa moja na kubadilishana mawazo ya kujenga hunipa hisia ya kuridhika na matumaini mpya. Kipengele kingine muhimu sana katika kusherekea mwaka mpya ni upande wa kiroho. Huwa na chukua muda wa kumshukuru mungu kwa kunilinda, kuniongoza na kunivusha salama katika mwaka uliopita. Maombi hunisaidia kuanza mwaka mpya nikiwa na moyo uliotulia na uliotulia na uliojaa imani. Ni wakati wa kuomba hekima, afyanjema, nidhamu na mwelekeo mzuri katika maamuzi nitakayofanya. Hii hunifanya nione mwaka mpya, si kama bahati na sibu, bali kama safari inayo ongozwa kwa kusudi. Pia, mwaka mpya ni wakati wa kupanga upya maisha yangu. Huwa naweka malengo mapya ni kijaribu kuwa mkweli na mwenye uhalisia kuhusu kile ninachoweza kufanikisha. Malengo haya ya naweza kuwa ya kazi, elimu, afya, au maendeleo binafsi. Ninajifunza kutotazama malengo kama shinikizo, bali kama mwongozo wa kunisaidia kuwa mtu bora kidogo kila siku. Mwaka mpya, hunipa hamasa ya kuanza tena pale nilipo anguka na kuimarisha pale nilipo fanikiwa. Katika sherehe za mwaka mpya, pia hujitahidi kudumisha mtazamo wa unye nyekevu na uajibikaji. Najua kuwa, sio kila mtu amepata fursa sawa au mafanikio sawa katika mwaka uliopita. Hii hunifanya niwe na moyo wa huruma na kufikiria namna ya kusaidia wengine, hata kama ni kwa maneno ya kutia moyo au vitendo vidogo. Kwa ngu, kusharekea mwaka kuna kuwa na maana zaidi. Ninapojua kuwa furaha yangu haijajengwa juu ya mateso ya wengine bali juu ya matumaini ya pamoja. Kwa ujumla, ninasharekea mwaka mpya kwa kama mwanzo mpya wa maisha. Siyo tu kubadilika kwa tarehe kwenye kalenda ni wakati wa kuimarisha mahusiano, kurekebisha makosa, kujipanga upya na kuanza safari nyingine ni kiwa na matumaini na imani. Haijalishi sherehe ni kubwa au ndogo. Chamuhimu kwangu ni maana ni lio ipa siku hiyo.

Ndio, napenda kuimba sana hasa nyimbo za injili kwa sababu kuimba hunipa amani ya ndani na kunifanya nijisikie karibu zaidi na mungu. Kila ninapoanza kuimba, huhisi kama mzigo fulani unaondoka moyoni mwangu na nafasi yake kuchukuliwa na faraja na tumaini. Nyimbo za injili zina ujumbe mzito unaogusa maisha ya kila siku. Na kupitia kuimba, huwa nahisi kama najikumbusha ahadi za mungu na nguvu ya imani katika safari ya maisha. Kuimba nyimbo za injili hunisaidia sana kisaikolojia na kihisia. Wakati mwingine baada ya siku ndefu au changamoto nyingi, kuimba hunifanya nipate nafuu na utulivu wa akili. Maneno ya nyimbo hizo hunikumbusha kuwa si pekee yangu na kwamba kuna nguvu kubwa inayo nisimamia hata pale mambo yanapoonekana magumu. Hivyo, kuimba si burudani tu kwangu, bali ni aina ya tiba ya moyo na roho. Pia, napenda kuimba nyimbo za injili kwa sababu hunipa nafasi ya kujieleza bila hofu. Wakati ninaimba, sihitaji kujieleza kwa maneno yangu binafsi kwa sababu ujumbe wa wimbo tayari unaeleza kile ninachohisi, furaha, huzuni, shukurani au maombi, yote hupatikana ndani ya nyimbo za injini. Hii hunifanya nijisikie huru na mwepesi moyoni kana kwamba nimefungua ukurasa mpya wa hisia zangu. Kuimba kunanisaidia pia kukuza nidhamu ya kiroho. Mara nyingi huimba wakati wa asubuhi au jioni. Hasa katika muda wa maombi hii hunisaidia kuanza au kumaliza siku nikiwa na mtazamo chanya na moyo uliotulia. Nyimbo za njili hunifanya nifikirie zaidi juu ya mwenendo wa maisha yangu, maamuzi ninayofanya na namna ninavyohusiana na watu wengine. Kwa upande wa kijamii, kuimba nyimbo za injili hunipa fursa ya kuungana na wengine wenye imani kama yangu. Wakati mwingine, huimba nikiwa na marafiki au kanisani na hali hii, hiyo hujenga mshikamano mkubwa. Kuimba pamoja, huleta hisia ya umoja, upendo na kushirikiana. Jambo linaloimarisha mahusiano na kuongeza furaha ya pamoja. Pia, napenda kuimba kwa sababu hunijenga kimaadili na kunikumbusha maadili mema kama subira, unyenyekevu, upendo na msamaha. Nyimbo nyingi za injili zinanifundisha kuvumilia katika magumu na kuwa na imani hata pale majibu hayajaonekana. Haya yote hunisaidia kuwa mtu bora zaidi katika maisha ya kila siku. Si kwa maneno tu bali pia kwa matendo. Kwa ujumla, kuimba nyimbo za injili ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu. Ni njia yangu ya kuabudu, kujituliza, kujitia moyo na kujijenga kiroho. Hata kama si muimbaji wa kitaalamu, kuimba hunipa furaha ya dhati na kunifanya nijisikie hai na mwenye kusudi. Ndio maana nitaendelea kuimba nyimbo za injili. Kwa sababu, hunipa nguvu ya kuendelea mbele na kunifanya niishi maisha yenye amani na matumaini.

Ndiyo, napenda kununua vitu mtandaoni kwa sababu imenirahisishia maisha kwa sababu kwa njia nyingi sana. Ununuzi wa mtandaoni hunipa uhuru wa kupata bidhaa ninazohitaji. Bila kulazimika kusafiri au kutumia muda mwingi kwenye maduka ya kawaida kwa kubofya tu kwenye simu au kompyuta. Ninaweza kuona bidhaa mbalimbali, kulinganisha bei na kuchagua kile kinachonifaa zaidi kulingana na bajeti na mahitaji yangu. Hii hunisaidia kuokoa muda na nguvu. Hasa katika ratiba yangu yenye majukumu mengi ya masomo, kazi na shughuli binafsi. Sababu nyingine inayonifanya nipende kununua vitu mtandaoni ni urahisi wa kupata chaguo nyingi mahali pamoja. Mtandaoni kuna maduka mengi sana yanayotoa bidhaa tofauti, tofauti kuanzia mavazi, vifaa za kielektroniki, vitabu, hadi bidhaa za nyumbani. Tofauti na duka la kawaida ambalo linaweza kuwa na bidhaa chache. Mtandaoni ninaweza kuona aina nyingi na kuchagua kwa uhuru. Hii hunipa nafasi ya kufanya maamuzi bora zaidi bila haraka au shinikizo kutoka kwa wauzaji. Pia, ununuzi wa mtandaoni hunisaidia kufanya utafiti kabla ya kununua. Mara nyingi napenda kusoma maoni ya wateja wengine walio wahi kutumia bidhaa husika ili nijue ubora wake, faida na hata changamoto zake. Maoni haya hunipa picha halisi zaidi kuliko matangazo ya kawaida. Kwa njia hii napunguza hatari ya kununua bidhaa isiyokidhi matarajio yangu na hujisikia nimefanya uamuzi wa busara. Gharama pia ni sababu kubwa inayonivutia kununua mtandaoni. Mara nyingi bidhaa mtandaoni huwa na bei nafuu kuliko maduka. Hasa pale kunapokuwa na punguzo au ofa maalum. Aidha ninaweza kulinganisha bei kutoka kwa wauzaji tofauti kwa muda mfupi sana na kuchagua bei iliyo bora zaidi. Hii hunisaidia kutumia fedha zangu kwa uangalifu na kuepuka matumizi yasiyo ya lazima. Zaidi ya hayo napenda ununuzi wa mtandaoni kwa sababu ya faraja na usalama. Ninaweza kununua nikiwa nyumbani, chumbani au hata nikiwa kazini wakati wa mapumziko bila kuhangaika na misongamano au foleni ndefu. Pia, huduma nyingi za mtandaoni siku hizi zina mifumo salama ya malipo. Jambo ambalo linanipa imani kuwa taarifa zangu za kifedha zinalindwa. Hii hunifanya nijisikie huru na mwenye amani ninapofanya manunuzi yangu. Ingawa napenda kununua vitu mtandaoni bado huwa makini sana nachagua tovuti au programu zinazoaminika na kuhakikisha kuwa muuzaji ana sifa nzuri. Pia hufuatilia sera za kurejesha bidhaa na maelezo ya usafirishaji kabla ya kufanya malipo. Hii hunisaidia kuepuka hasara na matatizo yasiyo ya lazima na kunifanya niendelee kufurahia faida za ununuzi wa mtandaoni bila wasiwasi. Kwa ujumla, ununuzi wa mtandaoni umekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu ya kila siku kwa sababu ya urahisi, ufanisi na manufaa yake mengi. Hunisaidia kuokoa muda, fedha na nguvu huku nikihakikisha napata bidhaa ninazohitaji kwa ubora unaoridhisha. Ingawa bado ninaelewa umuhimu wa maduka ya kawaida kwangu mimi, ununuzi wa mtandaoni ni njia ya kisasa na yenye tija ambayo inaendana vizuri na maisha ya sasa yanayotegemea sana teknolojia.

Ninapenda sana mazingira ya kazi yenye amani kwa sababu hunipa utulivu wa akili na kunifanya nifanye kazi kwa ufanisi zaidi. Amani kazini hunisaidia kuzingatia majukumu yangu bila msongo wa mawazo au hofu zisizo za lazima. Ninapokuwa katika mazingira tulivu, mawazo yangu huwa wazi, nina uwezo wa kupanga kazi vizuri na kufanya maamuzi yenye busara. Kwangu mimi, mazingira ya amani sio tu kukosekana kwa kelele, bali pia uwepo wa heshima, maelewano na uelewano kati ya watu wanaofanya kazi pamoja. Mazingira ya kazi yenye amani hunijenga kisaikolojia na kihisia. Ninapohisi kuwa niko sehemu salama ambayo watu wanaheshimiana na kuthaminiana huongeza kujiamini kwangu na motisha ya kufanya kazi kwa bidii. Hakuna hofu ya kudharauliwa, kubugudhiwa au kushushwa thamani. Jambo ambalo hunipa uhuru wa kutoa mawazo yangu bila wasiwasi. Hali hii hunifanya nijione kama sehemu muhimu ya timu na hunipa hamasa ya kuchangia kikamilifu mafanikio ya ushirika au taasisi. Amani kazini pia huimarisha mahusiano mazuri kati ya wafanyikazi. Ninapenda kufanya kazi mahali ambapo watu wanashirikiana kwa upendo, kusaidiana na kusikilizana. Migogoro inapokuwa michache au ikishughulikiwa kwa hekima, kazi huendelea vizuri na bila mvutano. Mazingira kama haya hunifanya nifurahie kuenda kazini kila siku. Kwa sababu, najua nitakutana na watu wenye mitazamo chanya na moyo wa ushirikiano badala ya ushindani usio na afya. Zaidi ya hilo, mazingira ya kazi yenye amani, huongeza ubunifu na tija. Wakati hakuna presha ya maneno makali, ugomvi au hofu ya adabu zisizo za haki, akili huwa huru kufikiria na kubuni. Mimi binafsi nahisi kuwa mawazo yangu bora hutokea pale ninapokuwa katika hali ya utulivu. Amani hunipa nafasi ya kujaribu njia mpya za kufanya kazi, kutatua changamoto kwa ubunifu na kujifunza kutokana na makosa bila kuogopa kulaumiwa kupita kiasi. Pia, mazingira ya amani unisaidia kudumisha afya yangu ya mwili na akili. Kazi yenye migogoro mingi na presha kali huweza kusababisha msongo wa mawazo uchovu wa kupindukia na hata matatizo ya kiafya. Lakini ninapofanya kazi katika mazingira tulivu ninahisi nafuu zaidi. Nalala vizuri. Na hata mwili wangu huwa na nguvu ya kutekeleza majukumu ya kila siku. Hii hunifanya niwe mfanyikazi bora. Na pia mtu mwenye maisha yaliyo sawa nje ya kazi. Mazingira ya kazi yenye amani pia hujenga nidhamu na uwajibikaji wa kweli. Badala ya watu kufanya kazi kwa hofu, wanafanya kwa hiari na kwa kujituma kwa sababu, wanahisi kuthaminiwa. Mimi hupenda sana kufanya kazi katika mazingira ambayo, viongozi wanatoa mwelekeo kwa busara. Wanahimiza mawasiliano ya wazi na wanashughulikia changamoto kwa haki. Amani inayotokana na uongozi mzuri, huifanya kazi iwe na maana na huongeza uaminifu kati ya wafanyikazi na viongozi wao. Kwa ujumla, mazingira ya kazi yenye amani ndiyo ninayothamini zaidi kwa sababu hunifanya nikuwe kitaaluma na kibinafsi. Hunipa nafasi ya kujifunza, kushirikiana na wengine, na kutoa mchango wangu bora bila vikwazo, migogoro, na msongo wa mawazo. Kwangu mimi, amani kazini sio anasa, bali ni hitaji muhimu, linalowezesha mafanikio ya mtu binafsi na ya pamoja.

Rangi ninayoipenda zaidi ni nyeupe kwa sababu inanipa hisia ya amani, utulivu na usafi wa moyo. Kila ninapoiyona rangi hii na hisi kama akili yangu inatulia na mawazo ya napangwa vizuri. Nyeupe hunikumbusha mwanzo mpya ukurasa safi na fursa ya kufanya mambo kwanjia bora zaidi. Katika maisha yangu ya kila siku na pendelea mazingira yenye rangi nye upe kwa sababu rangi nye upe inashiria mambo mazuri sana na hufanya nijisikie huru, kifikra na kihisia bila mzigo wa mawazo, mazito au msongo wa ndani. Sababu nyingine inayo nifanya nipende rangi nye upe ni maana yake ya usafi na uwazi. Nye upe huashiria ukweli, uaminifu na nianjema. Mambo ambayo ni nadhamini sana katika maisha na kazi. Ninapona mtu au mahali palipojaa rangi nye upe. Mara nyingi, nahisi kuna utaratibu, nidhamu na heshima. Hii inanivutia kwa sababu napenda maisha ya liyo na mpangilio na uwazi. Ambapo mambo ya nafanywa kwanjia iliyo sawa na haki. Rangi nyeupe pia inanivutia kwa sababu ya mahusiano wake wa amani ya ndani. Katika dunia ye nyekelele nyingi, mgogoro na presha za maisha, nyeupe hunipa hisia ya kupumzika ni rangi inayo saidia akili kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya nijitafakari kwa utulivu. Wakati mwingine ninapokuwa ni mechoka au nimelemewa na mawazo napendelea kukaa au kuwa katika mazingira ye nyerangi nyeupe. Kwa sababu hunisaidia kurudisha nguvu na mwelekeo wa maisha. Kwa upande wa mavazi napenda sana kuvaa rangi nyeupe. Kwa sababu inanipa kujiamini na heshima. Nyeupe hunifanya nionekane na dhifu, mtulivu na mwenye malengo. Pia ni rangi inayo changanyika kirahisi na rangi nyingine. Jambo linalo nifanya iwe rahisi kuchagua mavazi bila wasiwasi. Ninapovaa nye upe na hisi kama ninajitambulisha kama mtu anayependa amani ni dhamu na maisha ya liyo sawa. Katika mazingira ya nyumbani au kazini, rangi nye upe hunivutia kwa sababu huleta mwanga na nafasi. Nyumba vyienye rangi nye upe huonekana vikubwa zaidi sana na venye hewa nzuri. Hii hunifanya nijisikie vizuri, huru na mwenye hamasa ya kufanya shughuli zangu kwa bidii. Rangi hii pia hunisaidia kuzingatia kazi zangu bila kuvurugwa na rangi nzito au zenye kusumbua macho, kiroho na kimaadili. Rangi nye upe inanigusa sana kwa sababu mara nyingihu wakilisha amani, wema na matumaini, hunikumbusha umuhimu wakua na moyo safi kusamehe na kuishi kwa maelewano na wengine. Nye upe hunikumbusha kuwa hata baada ya makosa au changamoto, kuna nafasi ya kuanza upya na kufanya ya liyo mema. Hii inanipa nguvu ya kwendelea mbele bila kukata tamaa. Kwa ujumla, rangi nye upe ni zaidi ya rangi kwangu, ni mtazamo wa maisha. Inawakilisha amani ni nayo tafuta, ni dhamu ni nayo ishi nayo, na matumaini niliyo nayo kwa siku zijazo. Kuipenda rangi nye upe kuna nisaidia kukumbuka umuhimu wa utulivu, usafi wa moyo na kuishi maisha yenye mwelekeo mzuri. Ndiyo maana nye upe itaendelea kuwa rangi ninayo ipenda na ninayo idhamini sana katika maisha yangu ya kila siku.

Kipindi cha televisheni ninachokipenda zaidi ni Bloomberg kwa sababu kinaendana sana na maslahi yangu. Hasa katika maswala ya uchumi wa dunia, masoko ya fedha na siasa za kimataifa. Kila ninapotazama Bloomberg nahisi kama niko karibu zaidi na kile kinachoendelea duniani kwa wakati halisi. Kitu kinachonivutia zaidi. Ni namna wanavyowasilisha habari kwa kina bila makeke, wakizingatia takwimu, ukweli na uchambuzi wa kitaaluma, badala ya hisia au uvumi. Hii hunifanya niwe mtazamaji makini na ninayejiamini katika tawrifa ninazopata. Bloomberg inanisaidia sana kuelewa mienendo ya masoko ya fedha hasa masoko ya forex. Hisa, bidhaa kama mafuta na dhahabu pamoja na sera za kifedha za benki kuu duniani. Ninapopata taarifa hizi mapema hunipa mwelekeo wa kufanya maamuzi bora na yenye mantiki. Si angalii tu bei zinavyopanda au kushuka. Bali pia sababu zilizo nyuma ya mabadiliko haya kame viwango vya riba, mfumuko wa bei au migogoro ya kisiasa na kiusalama. Hii hunifanya niwe mfanyabiashara au mfuatiliaji wa masoko mwenye ufahamu mpana zaidi. Kipindi hiki pia kinanivutia kwa sababu ya namna kinavyoshugulikia siasa za kimataifa na matukio ya kijiografia yanayoathiri uchumi wa dunia. Vita, migogoro ya kisiasa, uchaguzi wa mataifa makubwa na maamuzi ya viongozi wakuu, huwasilishwa kwa mtazamo wa athari zake kiuchumi. Hii hunisaidia kuelewa uhusiano mkubwa uliopo kati ya siasa na masoko ya fedha. Kwa kutazama Bloomberg, najifunza kuwa siasa sio maneno tu, bali ni nguvu kubwa inayoweza kubadilisha thamani ya sarafu, masoko ya hisa na maisha ya watu kwa ujumla. Sababu nyingine inayonifanya nipende Bloomberg ni taaluma ya waandishi na wachambuzi wake. Watu wanaozungumuza kwenye kituo hiki mara nyingi ni wataalamu waliobobea kwenye uzoefu mkubwa katika uchumi, fedha na siasa za kimataifa. Wanapotoa maoni yao, hujenga moja kwa kutumia takwimu, historia na mifano halisi. Hii hunipa uelewa mpana na kunifundisha jinsi ya kufikiri kwa kina kabla ya kufanya maamuzi. Iwe ni katika biashara, masomo au maisha kwa ujumla Bloomberg pia hunijenga kifikra na kunipa nidhamu yakufuatilia habari kwa utaratibu. Badala ya kurukaruka kutoka chanzo kimoja cha habari kwenda kingine. Mimi hupendelea Bloomberg kwa sababu nina amini ubora na uaminifu wa taarifa zao. Hii hunisaidia kuepuka habari za kupotosha au zisizo na uhakika. Jambo ambalo ni muhimu sana hasa katika dunia ya sasa iliyoja ya taarifa nyingi zisizo sahihi. Kwa kufanya hivi, najenga tabia ya kuchuja habari na kuchukua kile chenye thamani kwangu. Zaidi ya yote, kutazama Bloomberg hunipa motisha na kunipanua maono yangu ya maisha. Ninapoona jinsi masoko ya dunia yanavyounganishwa na jinsi maamuzi ya nchi moja yanavyoweza kuathiri dunia nzima ulhunifanya nifikirie kwa kiwango cha kimataifa hunifanya niwe na ndoto kubwa zaidi kama kuwa mtaalamu au mfanyibiashara anayeweza kuelewa na kutumia fursa zilizopo katika masoko ya kimataifa. Hii huniongezea ari ya kujifunza zaidi na kujiboresha kila siku. Kwa ujumla, Bloomberg sio tu kipindi cha televisheni kwangu, bali ni darasa la maisha na uchumi wa dunia. Hunipa maarifa, mwelekeo na uelewa wa kina kuhusu jinsi dunia ya fedha inavyofanya kazi. Kupitia Bloomberg nimejifunza umuhimu wa taarifa sahihi.

Chumba changu cha kulala ni kidogo lakini kina hisia nzuri. Na kinachonifanya nijisikie vizuri kila ninapokaribia. Kuta zake zimepakwa wa rangi nyeupe na rangi hii hunipa hisia ya utulivu, usafi na mwanga wa kutosha unaoifanya nafasi hiyo ionekane kubwa zaidi. Kuliko ilivyo kwa ukubwa halisi wake. Kila asubuhi ninapoamka na kuangalia kuta nyeupe. Nahisi kuwa na mwanzo safi wa siku Na hii hunifanya nifanyae shughuli zangu za asubuhi kwa ari na nidhamu. Ninapenda sana rangi nyeupe ndani ya chumba changu kwa sababu kuchangia sana katika hali ya utulivu wa akili na kunifanya njisikie huru kifikra. Kitanda changu ni sehemu nyingine ninapenda sana ndani ya chumba hiki. Ni imara, cha kifahari kidogo na kinanifanya nijisikie salama na tulivu nikiwa nacho. Kila usiku nikiwa nimelala, kitandani mwangu nahisi kupumzika kikamilifu na kupata usingizi mzuri wa afya. Kitanda hiki hakina raha tu, bali pia kinachangia katika kuongeza furaha na utulivu wa kisaikolojia. Jambo muhimu sana baada ya siku ndefu za masomo au shughuli za kazini ukubwa wake unakaa kikamulifu na nafasi ya chumba. Hivyo huna hofu ya kuwa kutabisha nafasi nyingine ya kuzunguka. Kipengele kingine cha chumba changu ninachokipenda ni dirisha. Kupitia dirisha hii naweza kuona mtaa ulioko nje. Na mara nyingi hunipatia furaha kuona shughuli za kila siku magari yanayopita na watu wakipita kwa heshima na usalama. Dirisha hili pia hunipa mwanga wa asili, mchana mzima. Jambo ninaloongeza hisia ya hali ya hewa, nzuri ndani ya chumba na kunifanya nijisikie kuwa sehemu hii, ni safi na yenye afya. Mwanga huu pia unanifanya nishigulikie masomo yangu na kazi zangu za kila siku kwa urahisi bila kutumia taa nyingi za kimitambo. Kupenda kuta nyeupe ni jambo jingine linaloongeza hisia ya furaha ndani ya chumba changu. Rangi nyeupe jutoa hisia ya mwanga, usafi na uhuru kifikra. Jambo ambalo linanisaidia kuzingatia kazi zangu za asubuhi, masomo, au hata wakati wa kutulia na kusoma vitabu. Chumba hiki ingawa ni kidogo kinanipa nafasi ya kufikiri kwa kina. Kufanya mazoezi ya akili na kujiandaa kwa siku za kazi au masomo. Kila kipengele cha chumba hiki kutoka kitanda hadi kuta na dirisha kinaunganisha vizuri kuunda mazingira tulivu na yenye faida kwa maisha yangu ya kila siku. Chumba changu, pia ni safi na kimepangwa kwa mpangilio unaonifanya nijisikie vizuri. Hakuna vitu vingi vya kusababisha kelele au kuvuruga akili. Kila kitu kiko mahali pake, kuanzia samani, vitabu, hadi mavazi yangu. Mpangilio huu unanifanya nijisikie amani na kurahisisha shughuli zangu za kila siku. Usafi huu na mpangilio wachumba hunipa hali ya kisaikolojia yenye utulivu ambapo nafikiri kwa urahisi napanga siku yangu na kufanya kazi kwa tija zaidi bila vishawishi visivyo vya lazima. Chumba hiki kidogo, lakini chenye mwanga na utulivu pia, kinanifanya nijisikie salama na kutulia. Kila mara nikiwa ndani yake, nahisi kuwa na nafasi yangu binafsi, sehemu ya kupumuzika na kutulia kisaikolojia baada ya siku ndefu. Hakuna kelele za nje zinazovruga mawazo yangu, na hali hii hunifanya nijisikie. Kuwa chumba hiki ni mahali pa kupumuzika kikamilifu na kuondoa msongo wa mawazo. Hali ya utulivu huu pia hunisaidia kuwa na usingizi mzuri usiku. Jambo ambalo ni muhimu kwa afya yangu ya akili na mwili.

Nina kipawa cha kuelewa na kufuatilia masoko ya kifedha. Jambo ambalo, limenisaidia sana katika maisha yangu ya kila siku. Na hasa katika biashara ya Forex Kipawa hiki, hakijaficha tu katika kujua Bei Zinapanda au kushuka. Bali pia katika kuelewa msingi ya uchumi. Sera za kifedha na jinsi matukio ya kisiasa na kijiografia yanavyo athiri masoko ya fedha kwa mfano, ninapofuatilia viwango vya riba vya benki kuu mfumuko wa bei au matokeo ya uchaguzi. Ninaweza kutabiri kwa namna fulani. Jinsi soko la forex, linavyobadilika. Hii inaniwezesha kufanya maamuzi ya busara na yenye msingi wa takwimu badala ya kubashiri kwa bahati. Kipawa hiki pia, kinahusiana na uwezo wangu wa kuchambua taarifa kwa kina. Sio tu kwamba ninaangalia ripoti za masoko, bali pia ninaelewa kihistoria mwenendo wa soko na tabia za wachezaji wakuu wa masoko ya fedha. Kwa kufanya hivyo, ninaweza kuona fursa za kibiashara ambazo wengine hawazioni, na pia kuepuka hatari zisizo za lazima. Hii inaniweka katika nafasi nzuri ya kuwa mfanya biashara, anayejua thamani ya muda, riski na faida katika kila hatua ninayochukua. Nina kipawa cha kuunganisha masoko ya kifedha na siasa za kimataifa. Ninaelewa jinsi vita, migogoro au maamuzi ya viongozi wakuu wa nchi yanavyoweza kuathiri dhamani ya sarafu. Masoko ya hisa na hata bei ya bidhaa kama mafuta na dhahabu. Hii inaniwezesha kuwa na mwelekeo mpana zaidi wa maswala ya kifedha. Na sio tu kuangalia takwimu za bei kwa njia hii, kipawa changu kinaimarisha uelewa wangu wa dunia ya kifedha na kunipa faida ya kipekee kama mfanyibiashara. Zaidi ya uchambuzi, kipawa changu kinahusisha pia nidhamu na ustadi wa kutumia taarifa hizi. Kufanya maamuzi, ninaweza kupanga ratiba ya kufuatilia masoko, kuchambua ripoti na kufanya biashara kwa wakati unaofaa bila kuchukua hatua za haraka zisizo na msingi. Hii inaniweka kwenye nafasi ya kuwa mtaalamu wa masoko ya kifedha ambaye anapendelea kufanya kila kitu kwa umakini na kufwata kanuni za usahihi na binadamu badala ya kubashiri kwa bahati. Kipawa hiki pia, kinahusiana na uwezo wangu wa kukabiliana na msongo wa mawazo na shinikizo la masoko yanayo badilika kila wakati. Masoko ya fedha ni yenye kutisha na yenye haraka kubadilika. Lakini kipawa changu, kinanisaidia kubaki mtulivu, kufikiria kwa kina na kuchukua hatua sahihi hata wakati soko linapopanda au kushuka kwa haraka. Hii ni muhimu kwa sababu biashara isio na mwelekeo sahihi au uvumilivu inaweza kuleta hasara kubwa. Kipawa hiki kimenifundisha umakini na ustahimilivu. Kwa kuhitimisha, kipawa changu katika masoko ya kifedha ni mchanganyiko wakuelewa wakiuchumi, uchambuzi wakina, nidhamu ya kibiashara na ustahimilivu wakiakili. Kimeimarisha ujuzi wangu wakufanya maamuzi makini kutabiri mabadiliko ya masoko na kuchukua hatua za busara kila siku. Hii inaongeza uwezekano wakufanikisha malengo yangu ya kifedha na kunifanya nijisikie kujiamini katika maisha yangu ya biashara na uwekezaji. Kipawa hiki ni msingi wa mafanikio yangu na kinanipa fursa ya kuendelea kujijenga kielimu na kitaaluma.